Juisi naoipenda, si kinjwaji tu cha kawaida ni chanzo cha afya, burudani na furaha ya asili. Napenda juisi mbalimbali za matunda lakini kuna hina chache ambazo nazipenda zaidi kutokana na ladha yake. Faida zake za kiafya na hisia ninazopata napozinywa. Napenda juzi ya chungwa. Hii ni mojawapo ya juisi ninayoipenda sana. Napenda juisi kwa sababu ina ladha tamu ilio changanyika na uchachu mdogo na huburudisha sana. Na juisi ya chungwa hunipa nguvu hasa asubuhi, au wakati wa mchana nikiwa nimechoka. Kwa upande wa afya hii juisi ya chungwa ina vitamin kwa wingi ambao husaidia kuimarisha kinga ya mwili Pia hunisaidia kuzuia mafua na magonjwa mandogo Napenda zaidi kwa sababu hii juisi ya chungwa ni ya asili iliyokamuliwa nyumbani bila kuongeza sukari mingi Kwa sababu hubaki na virutubusho vyake halisi. Pia napenda juisi ya embe, Juisi ya embe ni miongoni mwa juisi nazozifurahia sana hasa kwa wakati wa kiangazi. Embe lina latha tamu ya asili na harufu nzuri. Kwa upande wa lishe, juisi ya embe ina vitamini ambavyo ni muhimu kwa afya ya macho na ngozi. Pia hunipa nguvu kwa sababu ina sukari ya asili Napenda kuichangani juisi ya embe na matunda mengine kama ndizi na chungwa ili kuongeza latha na dhamani ya lishe. Pia mi hupenda juisi ya tikitimaji. Tikitimaji ni juisi naipenda sana kwa sababu ni nyepesi na ina maji mengi. Wakati wa jua kali juisi ya tikitimaji hunisaidia sana kupunguza kiu na kunifanya nijiskie nimepoa. Juisi hii husaidia kueka mwili na maji ya kutosha. Na pia ni nzuri kwa afya ya figo. Ladha yake si kali sana. Jambo linaloifanya, ifae kwa kunywa mara kwa mara bila kuchosha. Pia mi napenda juisi ya nanasi. Juisi ya nanasi ni miongoni mwa juisi nazozipenda kwa sababu ya latha yake ya kipekee ni tamu na chachu kidogo. Juisi hii hunipa msisimko wa kipekee na hunifanya nijiskie mwenye nguvu. Nanasi lina virutubisho vinavyosaidia mnyinginyo wa chakula. Baada ya chakula chakula kizito, kunywa juisi ya nanasi hunisaidia kujiskia mwepesi. Pia napenda kuichanganya na chungwa, au embe ili kupata latha zaidi. Pia mi napenda juisi ya parachichi za mapenze. Juisi ni mojawapo ya juisi nazopenda kwa sababu ya harufi yake nzuri na latha ya kikali kidogo. Juisi hunipa hisia ya upekee na uongeza hamu ya kunywa. Kwa upande wa afya juisi ya parachiti ya mapenzi inavirutubisho vinavyosaidia kinga ya mwili na pia hutuliza akili. Napenda sana kunywa hii juisi wakati wa mapumziko au nikiwa unataka kujiburudisha. Pia napenda juisi ya mchanganyiko wa matunda. Mbali na juisi za tunda moja napenda juisi za mchanganyiko wa matunda. Kuchanganya matunda kama embe chungwa na nasi, tikiti na pashoni hunipa ladha kama tano na virutubisho mbalimbali kwa wakati mmoja. Juisi ya mchanganyiko hunifanya nijiskie nimekula matunda mengi kwa urahisi. Pia hunipa uhuru wa kujaribu ladha mpya kulingana na matunda yaliopo. Kuna sababu kadhaa zinazofanya nipende juisi ya matunda. Ni asili yake na zenye afya hunisaidia kupata virutubisho kwa urahisi, huniburudisha na kunipa furaha, na pia ni mubadala mzuri wa vinywaji vyenye sukari nyingi. Juisi hunifanya nijisikie nipo karibu zaidi na asili. Pia napenda juisi yangu ikiwa asili si ya kopo, isiwe na sukari nyingi, iwe baridi kidogo lakini siibara fukali, na pia iandaliwe nyumbani inapowezekana. Hii hunisaidia kufurahia ladha halisi ya tunda. Mi napenda juisi nyingi za matunda lakini zinazobeba ladha ya asili na manufaa ya kiafya ndizo ninazozidhamini zaidi Juisi ya chungwa, embe, tikitimaji na nasi na mchanganyiko wa matunda zote zina nafasi maalum moyoni mwangu. Juisi kwangu si kinywaji tu bali ni sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya na wa furaha Juisi inafanya mwili unajiburudisha, mwili unatulia, akili inatulia, Wakati mtu kuna mawazo, unapata ya kwamba akili yako imetulia na mawazo yako yako sawa. Pia juisi saa zingine husaidia katika mmenginye wa chakula. Unapoila chakula alafu unywe juisi, unapata ya kwamba. Tumbo yako haina shida sana kama kutoikunywa kabisa.

Ndiyo napenda sana mziki wa jadi na si kwa sababu ya burudani tu, bali kwa sababu ya mziki wa jadi ni urithi wa kitamaduni kioo cha historia na sauti ya jamii. Mziki wa jadi hubeba adithi maadili hisia na hekima za vizazi vilivyopita. Kwanza maana ya mziki wa jadi kwangu. Kwangu mziki wa jadi si sauti tu ya ngoma au ala za asili tu ni lugha ya utambulisho. Kila jamii ina mziki wake wa jadi unaoonyesha namna watu wake wanavyoishi wanachokifikiria na wanachokithamini. Nisiposikiliza mziki wa jadi huhisi kama narudi kwenye mizizi ya jamii nikiguswa na roho ya tamaduni zetu. Kuna sababu ambazo zinafanya nipende mziki wa jadi. Kwanza ni maudhui yenye maana. Tofauti na baadhi ya mziki wa kisasa, mziki wa jadi mara nyingi una ujumbe mzito na wa maadili. Nyimbo huongelea heshima, mshikamano katika jamii, bidii katika jamii, uvumilivu na upendo uhusiano pia wa kijamii. Maneno haya hunigusa na kunifanya nifikirie kwa kina. Pia uhalisia na uaminifu. Napenda mziki wa jadi kwa sababu ni wa kweli. Haundikwi ili kufuata mitindo au soko. Bali, hutungwa kutokana na maisha halisi ya watu. Isia zinazowasilishwa, ni za dhati. Na ile hunifanya niuamini zaidi. Pia napenda mziki wa jadi kwa sababu unaifadhi utamaduni wa kiistoria. Mziki wa jadi ni kama kitabu cha historia kinachoimba. Kupitia nyimbo za jadi. Tunajifunza kuhusu vita, sherehe, ndoa, kilimo, uongozi na matukio muhimu ya maisha Napenda mziki wa jadi kwa sababu hunisaidia kuelewa historia ya jamii bila kusoma vitabu vingi Pia ala za mziki wa jadi ina mvuto wake mziki wa jadi hutumia ala za kipekee kama kayamba, njuga, zeze, filimbi na ngoma sauti za ala hizi zina mvuto wa kipekee Zinapounganishwa au kupigwa mtu huhisi kama zinazungumza na moyo moja kwa moja ala hizi hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na jamii. Pia mziki wa jadi ni kama chombo cha kijamii. Katika jamii nyingi, mziki huu hutumika katika sheree za harusi, hutumika katika mazishi, hutumika katika sherehe za mavuno na hutumika katika ibada za kitamaduni. Napenda mziki wa jadi kwa sababu huleta watu pamoja. Unapopigwa watu hushiriki kwa kuimba, kucheza, kupiga makofi. Hii huimarisha mshikamano wa jamii. Mziki wa jadi una hisia. Mziki wa jadi una uwezo mkubwa wa kugusa hisia. Kuna nyimbo za furaha, kuna nyimbo za huzuni, matumaini na faraja. Wakati mwingine ninaposikiliza mziki wa jadi nahisi furaha isiyoelezeka. Wakati mwingine huniletea machungu na hunikumbusha kuwa maisha ni safari. Wazee au nyakati zilizopita. Kuna changamoto za mziki wa jadi katika dunia ya kisasa. Kwanza kabisa vijana wengi hupendelea mziki wa kisasa. Pili, ala za jadi zinapoteapotea. Na pia tatu, lugha za jadi hazitumiki sana. Hata hivo, naamini mziki wa jadi bado una nafasi kubwa hasa kama utachanganywa kwa busara na mitindo ya kisasa bila kupoteza asili yake. Mziki wa jadi kwa vijana pia unasaidia vijana kujitambua, kujifunza maadili, kuheshimu wazee na tamaduni na pia kujivunia utambulisho wao. Kwa maoni yangu mziki wa jadi si ya watu wazima pekee ni kwa kila kizazi kwa sababu una ujumbe mzito. Mziki wa jadi pia ni kama daraja katika kati ya zamani na sasa. Mziki wa jadi ni daraja linalounganisha vizazi. Unatuunganisha na waliotutangulia na pia unatupa mwelekeo wa baadaye. Napousikiliza mimi huhisi kuwa muendelezo wa maisha na utamaduni. Pia mziki wa jadi una nafasi katika maisha yangu binafsi kwa sababu inaniletea utulivu wa akili. Mara nyingi napousikiliza unapata kwamba akili yangu imetulia inaleta mafunzo ya maisha. Pia hisia za kujivunia asili yangu na burudani yenye maana. Siusikilizi kila siku lakini napousikiliza nauheshimu na kuthamini kwa dhati. Kwa ujumla mi napenda mziki wa jadi kwa sababu una mizizi. Una maana, yaani nyimbo zinazoimbwa pale ukisikiza vizuri Kila jambo linalotajwa pale liko na maana, na ni wa roho mziki unaonifanya nikumbuke nilikotoka Unitie moyo kuthamini, utamaduni na unanifundisha maadili ya jamii katika dunia inayobadilika haraka mziki wa jadi ni kumbukumbu muhimu ya sisi na ni nani na tunatoka wapi na inaleta hisia kamili za mziki wa kitambo.

Nacho kifanya kila jioni kabla ya kulala ni utaratibu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku kwa sababu yuanda mwili akili na isia kwa usingizi mzuri na siku njema inayofuata. Jioni kwangu si mda wa kupita tu bali ni daraja kati ya siku ilio pita na siku inayokuja. Kwanza kabisa mi hukamilisha shughuli za siku. Kabla ya jioni kuingia kabisa mi hujitahidi kumaliza shughuli muhimu za siku hii inaeza kuwa kumaliza kazi ndogo uzilizobaki kupanga vitu vya kesho na kujibu ujumbe au simu muhimu kufanya hivi unisaidia kuondoa mzigo wa mawazo Napo lala nikiwa na jua nimefanya nilicho weza usingizi huwamtulivu zaidi Pia mi husafisha na kupanga mazingira jioni napenda kueka mazingira yangu katika hali ya utulivu hii inaeza kuwa kusafisha chumba changu kidogo kupanga meza na vifaa kuosha vyombo kama bado havijaoshwa. Mazingira safi unisaidia akili kutulia napo ingia chumbani nikiwa nimepanga na hisi amani na utayari wakupumzika. Pia mi huoga. Kuoga jioni ni sehemu muhimu sana ya maandalizi ya kulala. Maji unisaidia kuondoa uchovu wa mwili, kupunguza joto la siku na kuhisi usafi na upya. Baada ya kuoga mi huhisi mwili umetulia zaidi jambo linalo nisaidia kuleta usingizi mzuri. Pia mi hula chakula cha jioni kwa utaratibu. Kabla ya kulala mi hula chakula cha jioni cha wastani. Sipendi kula chakula kizito sana usiku kwa sababu huathiri usingizi. Napendelea chakula chepesi chenye afia na kinacho menyenyeka kwa urahisi. Wakati wakula jioni pia ni muda wakuwa na mazungumzo na familia ili ujue siku imeenda aje na wao. Pia ni kutafakari siku iliopita na kushirikiana kwa utulivo. Pia mi hupunguza matumizi ya simu na screen. Bada chakula mi hujitahidi kupunguza matumizi ya simu, televisheni na kompyuta. Najua mwanga wa screen unaeza kuchosha macho na kuathiri usingizi. Hivyo mi huchagua kueka simu pembeni, kuzima harifa sizizo za muhimu na kutumia muda huo kwa shuguli tulivu. Hatua hio husaidia akili yangu kuanza kupumzika kwa utaratibu. Pia mi hutafakari siku. Huu ni muda muhimu sana kwangu. Kila jioni hujitahidi kutafakari siku yangu. Doa nimefanikiwa vipi. Nimejifunza nini kipya na nijambo gani ninaeza kufanya vizuri zaidi kesho. Tafakari hii hunisaidia kujikubali, kujifunza kutokana na makosa na kujipanga kwa siku inaofuata bila kujilaumu kupita kiasi. Pia mimi ufanya sala wa shukrani. Kabla ya kulala mihutenga muda wa sala wa shukrani. Kulingana na imani na mtazamo wangu. Huu ni muda wa kushukuru kwa uhai, afya, familia na marafiki na mafanikio madogo ya siku. Shukrani huniletea amani ya moyo na kunisaidia kulala nikiwa na hisia chanya Pia mihusoma au kusikiliza kitu tulivu Mara nyingi kabla ya kulala napenda kusoma kitabu kusikiliza mziki wa taratibu au kusikiliza radio mazungumzo tulivu hiyo hunisaidia kuondoa mawazo mingi ya siku na kuingiza akili katika hali ya utulivu Pia mi huandaa vitu vya kesho Kabla ya kulala kabisa, mimi upanga mambo machache ya kesho nguo ni takazo vaa, ratiba ya siku na vitu muhimu vya kubeba. Kupanga mapema hunisaidia kuamuka asubuhi nikiwa na muelekeo bila msongo. Pia mi hujitarisha kulala. Nikimaliza kufanya haya mambo yote mimi hujitayarisha kuingia kitandani na zima taa zangu naeka simu mbali kidogo na najipanga vizuri kitandani. Hapa mi hujaribu kuachilia mawazo yote mazito na kuzingatia pumzi na utulivu wa mwili. Kuna umuhimu wa utaratibu huu kwanza ni nakusaidia kupata usingizi mzuri, inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuwa na siku bora inayofuata, unapolala vizuri unapata ya kwamba siku inayofuata, unafanya kazi vizuri, akili imetulia, na pia inasaidia kujitambua na kujieshimu. Bila utaratibu, usingizi huwa hafifu na siku inayofuata huwanza kwa mkanganyiko mkubwa. Kweli, ninachofanya kila jioni kabila ya kulala ni kuwa jiaandaa kimwili, kujiandaa kiakili, kimawazo na kihisia. Sifanyi mambo haya kwa haraka, bali kwa utulivu na kwa lengo la kutunza. Jioni kwangu ni muda kuiifunga, siku vizuri na kuiifungua kesho kwa matumaini.

Tatizo linapotokea kazini, mimi nalishambulia kwa busara, utulivu na mpangilio mzuri. Kwa sababu naamini kuwa namna mtu anavyokabiliana na tatizo, ndiyo huonyeshwa ukomavu wake wa kazi na uwezo wake wa uongozi. Tatizo kazini halihepukiki, lakini njia kulitatua ndio huleta tofauti kati ya mafanikio na kushindwa. Nitafafanua tu, jinsi mimi huwa nafanya. Kwanza ukubali kwa tatizo ni sehemu ya kazi. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kukubali kuwa matatizo yapo kazini. Sioni tatizo kama adhabu au kushindwa. Bali kama changamoto inayohitaji ufumbuzi. Mtazamo huu hunisaidia nisiwe na hofu hasira au kukata tamaa mapema. Nikishakubali kuwa tatizo limetokea akili yangu huanza kufikiria suluisho badala ya kujilaumu. Pia mimi hutulia na kudhibiti isia. Tatizo linapotokea hasa lile la dharura au lenye shinikizo mimi hutulia kwanza. Najua kuwa hasira uwoga au msisimuko mwingi unaeza kunifanya nichukue maamuzi mabaya. Hivo basi, mimi huvuta pumzi ndefu hujipa muda mfupi kutafakari na pia hujitahidi kudhibiti sauti na lugha. Utulivu hunisaidia kufikiri kwa uwazi na kuona tatizo kwa upana wake. Pia mimi huchukua muda kuelewa tatizo kwa kina. Bada ya kutulia natambua na kuchambua tatizo. Tatizo ni lipi, limetokea kwa nini na linahusisha, nani au nini. Linaathiri kazi kwa kiwango gani. Hapa mimi husanya taarifa zote muhimu kabla ya kuchukua hatua. Kuelewa tatizo vizuri ni msingi wa kulitatua ipasavyo. Pia mimi hutenganisha chanzo na tatizo na dalili. Mara nyingi tatizo linaloonekana si chanzo halisi. Kwa hivo, nijitahidi kutambua chanzo halisi cha tatizo kutofanya maamuzi kwa kuangalia juu juu tu. Kwa mfano, kama kazi imechelewa, chanzo kinaweza kuwa ni ukosefu wa mawasiliano duni au ratiba isiyo halisi. Sio uzembe pekee yake. Kutambua chanzo hunisaidia kuepuka kurudia kosa hilo hilo wakati mwingine. Pia mimi hushauriana na wengine. Sijioni kuwa najua kila kitu. Tatizo linapotokea kazini mimi nashauriana na wenzangu au wasimamizi inapohitajika. Ushauri wa wengine hunipa mtazamo mpya, mawazo mbadala na uhakikika wa maamuzi. Kushauriana pia huimarisha mshikamano kazini na kuonyesha kuwa nadhamini kazi ya timu. Pia mimi hutafuta suluhisho mbadala. Baada ya kuelewa tatizo, mimi hufuatilia suluhisho mbali mbali. Hujiuliza ni njia zipi naeza kutatua tatizo hili ni ipi ya haraka ya kudumu na yenya athari ndogo. Ni rasili mali zipi zinahitajika. Mimi huchagua suluhisho lenye busara, linalowezekana na linaloendana na malengo ya kazi. Pia mimi huchukua hatua ya kiujasiri. Baada ya kuchagua suluhisho, mimi nachukua hatua bila kusita. Najua kuwa kuchelewa kuchukua hatua kunaeza kulifanya tatizo liwe kubwa zaidi. Hata kama suluisho si kamilifu hatua ya mwanzo ni muhimu. Wakati huu mi huendelea kufuatilia hali ili kuona kama suluhisho linafanya kazi au linahitaji kurekebishwa. Pia mimi huwasiliana kwa uwazi. Katika kushugulikia tatizo kazini, mawasiliano ni muhimu sana. Huwa naeleza hali ilivyo bila kuficha nawajulisha wahusika kinachoendelea na natumia lugha ya heshima mawasiliano mazuri hupunguza migogoro, uvumi na hofu kazini. Pia mimi hujifunza kutokana na tatizo. Tatizo linapotokea mimi hujitathmini. Najifunza nini kutoka kwa hili tatizo. Nifanye nini tofauti wakati ujao. Ni mifumo ipi inahitajika kuboreshwa. Tatizo linapotatuliwa bila kujifunza linaeza kujirudia, lakini ukijifunza tatizo linakua darasa la maendeleo. Pia mimi huepuka kulaumu na kujenga mazingira chanya. Sipendi kulaumu watu bila sababu badala yake hujenga mazingira ya kujifunza na kuboresha. Kulaumu huleta hofu na kuficha makosa lakini kujenga huleta uwazi na maendeleo. Mimi hudumisha mtazamo chanya kila wakati. Hata baada ya tatizo mimi huendelea kuwa na mtazamo chanya kazini. Najua kuwa changamoto huja na huenda lakini tabia njema bidii na mawasiliano mazuri hujenga mafanikio ya mda mrefu. Kwa hivyo, tatizo linapotokea kazini, mimi huwa mtulivu, nafanya uchambuzi wa kina, ushirikiano na hatua madhubuti. Sioni tatizo kama mwisho wa safari, bali kama fursa ya kujifunza, kukua na kuboresha utendaji. Njia hii hunisaidia kuwa mfanya kazi bora, mwaminifu na mwenye mchango chanya katika mazingira ya kazi.

Changamoto ninazokumbana nazo kazini, ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kazi, na kwa mtazamo wangu, changamoto hizi si ishara kushindwa bali ni fursa ya kujifunza, kukua na kuboresha uwezo binafsi na wakitaaluma. Kila mazingira ya kazi yana changamoto zake kulingana na aina ya kazi, watu rasilimali zilizopo. Kwanza kabisa, changamoto ambayo nakumbana nayo kazini ni mawasiliano duni kazini. Hii changamoto ya mawasiliana unapata kuwa mawasiliano hayeleweki vizuri. Wakati mwingine maelekezo hayawi wazi, taarifa muhimu huchelewa kufika na kila mtu huelewa jambo kwa mtazamo waki. Hali hii imekuwa ikisababisha mkanganyiko au makosa kazini. Changamoto hii imenifundisha kuuliza maswali mapema, kuthibitisha maelekezo na kuwasiliana kwa wazi na heshima. Pia, kufanya kazi na watu wa tabia tofauti. Hii ni changamoto kubwa kwa sababu kila mtu ako na mtazamo tofauti, tabia tofauti na viwango tofauti vya uzoefu. Wakati mwingine tofauti hizi huleta mgongano ya mawazo au kutokuelewana. Hii ni changamoto kwa sababu inahitaji uvumilivu, hekima na study za mahusiano Kupitia changamoto hii nimejifunza kuheshimu tofauti za watu na kufanya kazi kwa ushirikiano. Pia kumekuwa na changamoto ya shinikisho na muda. Moja ya changamoto kubwa ninazo kumbana nazo kazini ni shinikizo la kukamilisha kazi kwa muda mfupi. Mara nyingi kazi huja kwa wakati mmoja zikiwa na muda wa mwisho unaokaribiana. Hali hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo uchovu wa akili hofu ya kufanya makosa. Hata hivyo changamoto hii imenifundisha kupanga muda vizuri, kueka vipaombele na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Pia ukosefu wa rasilimali za kutosha. Katika baadhi ya mazingira ya kazi kuna changamoto ya vifaa vichache teknolojia za yeti ndogo. Hiu hufanya kazi kuwa ngumu au kuchelewa. Hata hivyo changamoto hii hunilazimisha kuwa mbunifu, kutumia rasilimali zilizopo kwa ufanisi na kutafuta njia mbadala za kutatua matatizo. Pia mabadiliko ya mara kwa mara. Mabadiliko katika kazi ni changamoto nyingine kubwa haya yanaeza kuwa mabadiliko ya uongozi, mabadiliko ya teknolojia, mabadiliko ya majukumu na mabadiliko ya sera. Wakati mwingine mabadiliko haya uleta hofu au kutokua na uhakika. Changamoto hii imenifundisha kuwa mwepesi wa kujifunza kubadilika na kuwa na mtazamo chanya katika hali mpya. Pia msongo wa mawazo na uchovu wa kazi. Kazi nyingi zina majukumu makubwa au mazingira yenye shinikizo huweza kusababisha msongo wa mawazo na uchovu. Hii huathiri afya ya kiakili, umakini kazini na motisha ya kufanya kazi. Changamoto hii imenifanya nijifunze umuhimu wa kupumzika, kupanga ratiba na kujitunza. Ili kudumisha afya na ufanisi kazini. Kukosolewa au kurekebishwa kazini. Kazini, kupokea maoni ya kurekebishwa hasa yale makali ni changamoto kisia. Wakati mwingine ya mtu anaweza kujisikia, kudharauliwa, kupoteza kujiamini, kuhisi juhudi zake hazithaminiwi. Lakini changamoto hii imenifundisha kukubali maoni kwa ukomavu, kujifunza kutokana nayo na kuboresha utendaji wangu bila kuchukulia mambo binafsi. Migongano ya maamuzi, wakati mwingine hukumbana na changamoto ya maamuzi yanayokinzana, maelekezo yanayotofautiana, vipaombele, visivyo, visivyo, wazi. Hii huleta mkanganyiko na kuchelewesha kazi. Changamoto hii imenifundisha kuuliza ufafanuzi, kuweka kumbukumbu za maamuzi na kusimamia kazi kwa utaratibu. Kutoonekana kwa juhudi, changamoto nyingine ni pale juhudi zako hazionekani au kuthaminiwa. Hii inaweza kushusha morali na motisha. Hata hivyo imenifundisha kufanya kazi kwa uwadilifu nidhamu kujithamini binafsi. Na pia kutambua kuwa si kila juhudi hupata pongezi mara moja lakini ina mchango wake. Pia kusawazisha kazi na maisha binafsi. Kusawazisha majukumu ya kazi na maisha binafsi ni changamoto kubwa. Kazi ikichukua muda mwingi familia huathirika, afya huathirika na furaha binafsi inapungua. Changamoto hii imenifundisha umuhimu wa usimamizi wa muda kueka mipaka na kujipa nafasi ya kupumzika na kuishi maisha nje ya kazi. Hofu ya kufanya makosa wakati mwingine kuna hofu ya kukosea mbele ya wengine kuonekana huna uwezo na kuathiri kazi ya timu. Hofu hii inaweza kuzuia ubunifu changamoto hii imenifundisha kuona makosa kama sehemu ya kujifunza, si mwisho wa safari. Pia mafunzo duni au kukosa mwongozo. Kukosa mafunzo ya kutosha au mwongozo kazini ni changamoto hasa kwa kazi mpya. Hii huleta kujifunza kwa tabu, kuchelewa kufanikiwa na kuchanganyikiwa. Lakini imenifundisha kuwa mtafutaji wa maarifa kuuliza maswali na kujifunza binafsi. Changamoto ninaazo kumbana nazo kazini ni nyingi na ni za tofauti lakini kila changamoto imenijenga kwa namna yake, imenifundisha subira, uvumilivu na ushirikiano na zaidi ya yote ubunifu.

Katika safari yanga ya kikazi nimepata mafanikio mbali mbali ambayo yamenijenga kitaaluma, kimaadili na kibinafsi. Mafanikio haya yakutokea kwa bahati tu bali yalitoka kwa nidhamu, kujifunza, kutokna na makosa na kushirikiana viema na wengine. Kwanza kabisa mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kujifunza ujuzi mpya wa kitaaluma. Mafanikio mengine muhimu ni kujifunza na kumudu ujuzi mpya unaoitajika kazini. Katika mazingira ya kazi, mabadiliko utokea mara kwa mara hivyo, niliona muhimu wa kujifunza teknolojia mpya kuboresha mbinu za mawasiliano na kupanua maarifa yanayousiana na taaluma yangu. Kupitia mafunzo ya ndani kujisomea na kujifunza kutoka kwa wenzangu, nimeweza kuongeza thamani ya kugiyangu kazini. Ujuzi ume nisaidia kufanya kazi kwa uhakika zaidi na pia kwa kusaidia wengine, pia kupandisha wajibu na kuaminiwa majukumu makubwa katika kazi. Katika hiki kipindi cha kazi yangu, nimefanikiwa kuwaminiwa katika majukumu makubwa zaidi kulikuwa hapo awali. Kusaidia kuongoza timu au wenzangu wapya kufanya maamuzi muhimu kwa niyaba ya idara. Pia, ingawa majukumu haya yameongeza shinikisho pia yamejenga ujasiri wangu na uaminifu wango na uwezo wangu wa kutatua matatizo. Pia kuimarisha uhusiano kazini kumenisaidia pakubwa kwa sababu mahusiano mazuri na watu yamenifunza kuwasikiliza wenzangu kwa heshima kushirikiana badala ya kushindana na kutatua mgogoro kwa njia ya mazungumzo. Kupitia hii nimefanikiwa kujenga uwaminifu na heshima kazini. Hali hii imefanya mazingira ya kazi kwa mazuri na kazi kufanyika kwa uhuraisi zaidi. Pia nimejifunza kushugulikia changamoto na kujifunza kutokana na makosa. Si kila jambo huwa rahisi na kutana na changamoto kama kushindwa kukamilisha kazi kwa wakati kukosolewa kwa makosa na hivyo wafanya na msongo wa mawazo kazini. Hata hivyo mafanikio yangu makubwa yamekua kujifunza kutokana na changamoto hizo. Badala ya kukata tamaa nimetumia makosa kama somo la kuboresha utendaji wangu, hii imenifanya kuwa mtu wa dhabiti na mwenye mtazamo chanya. Pia nimeeza kujifunza kuwa kwa kuongeza ufanisi na ubora wa kazi. Moja ya mafanikio makubwa nimeyapata kazini ni kuweza kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yangu. Mwanzoni mwa kazi, nilikuwa na chukua muda mrefu, kukamilisha baadhi ya kazi, kutokana na kukosa uzoefu au mbinu bora za kupanga muda. Hadi muda ulivopita nimejifunza kupanga kazi kwa vipa umbele, kutumia ratiba na orodha za kikazi na kukawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo. Matoe yake yameanza kukamilika, kunifanya nikamilishe kazi kwa wakati kwa usahihi zaidi na kwa ubora ulioboresha wakubwa wangu kazini wametambua mabaliko haya na kunipongeza kwa juhudi zangu Pia nimeweza kupokea tathmini na pongezi chanya kupokea maoni chanya na pongezi kutoka kwa wakubwa na wateje ni mafanikio yanayonipa motisha mkubwa Tathmini hizi zinaonyesha kwamba kazi yangu ilikuwa naipo na mchango chanya juhudi zangu zimeonekana na nimekua nikikua kitaaluma. Hali hii, imenisaidia kujiamini katika kazi na kuongeza bidii katika kazi zangu za kila siku. Nimekuwa mfano kwa wengine. Kadri ninavyo endelea kukua kazini, nimegundua kuwa baadhi ya wenzangu hasa wapya wamekua wakijifunza kupitia mfano wangu. Nimeweza kuwashauri, nimeweza kuwasaidia kuelewa kazi na kuwatia moyo wa sikate tamaa. Hii imenipa furaha kubwa kwa sababu imenionyesha kuwa mafanikio yangu. Hayajakuwa ya binafsi tu bali pia yamekuwa ya manufaa kwa wengine Nimeeza kujijenga kimaadili na kitaaluma Mafanikio yangu kazini pia yamenisaidia kujijenga katika nidhamu ya kazi uwaminifu, uwajibikaji na heshima kwa taratibu na sheria Sifa hizi ni mafanikio makubwa kwa sababu zimenisaidia si kazini tu bali pia katika maisha ya kila siku Pia nimeeza kujiekea malengo ya na kuyafikia Nimefanikiwa kujiekea malengo ya kikazi na kuyafikia hatua kwa hatua malengo haya yameniusisha kuboresha utendaji wangu kujifunza jambo jipya kila mwaka na kuongeza mchango wangu katika taasisi Kila lengo nililofanikisha limenipa motisha ya kuweka jingine kubwa zaidi Mafanikio kama safari endelefu Kwa ujumla ninaona kuwa mafanikio yangu ya kazi Si mwisho bali ni safari endelefu Kila hatua ninayo piga imenifundisha kuwa Mafanikio yanaitaji subira yanaitaji kujifunza ambako akumaliziki yanaitaji kushirikiana na pia kujitaakmini mara kwa mara ni muhimu sana ili ufanikiwe katika kazi yako ya kila siku pale ofisini.

Mimi uenda makitabani mara mbili hadi tatu kwa wiki ingawa idadi hio ubadilika kulingana na maitaji yangu ya masomo, kazi na utafiti ninaofanya kwa kipindi husika. Makitaba imekuwa sehemu muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu inanipa mazingira tulivu, raslimali nyingi ya kujifunzia na nafasi ya kujijenga kielimu na kiakili. Ratuba yangu ya kuenda makitabani kwa kawaida ni siku za kazi ya umasomo. Mimi uenda makitabani jioni au alasiri hasa baada ya kumaliza majukumu mengine. Wakati mwingine mi uenda wakati wa mitiani au miradi mikubwa, mi uenda makitabani karibu kila siku. Pia kukiwa mwishoni mwa wiki mi uenda makitabani asubuhi na kukaa kwa mda mrefu zaidi. Ratiba hiyo unisaidia kudumisha nidhamu ya kusoma na kuepuka kuairisha kazi. Pia nina sababu nyingi ambazo zinanifanya nirnda makitabani mara kwa mara. Kwanza kabisa nidhamu ya kusoma. Kwenda makitabani unilazimisha kuwa na ratiba maalum ya kusoma. Nikiwa nyumbani ni raisi kuvurugwa lakini maktabani najipangia muda, naheshimu ratiba na natumia mda wangu vyema. Pili, mimi upatikanaji wa vitabu na raslimali pia uchangia jinsi ninavyoenda maktabani. Pale maktabani mi napata vitabu vya masomo mbali mbali, kamusi na encyclopedia, jarida za kielimu na nyaraka za marejeo. Raslimali hizi unisaidia kupanua maarifa yangu zaidi ya kile kinachopatikana mtandaoni. Pia mazingira tulifi ya kujifunzia. Maktaba ni mahali penye utulivu mwingi hakuna kelele za televisheni si mahu watu wanao katiza fikra. Utulivu huu unisaidia kuongeza umakini, kusoma kwa mda mrefu na kufikiri kwa kina. Pia nikiwa pale maktabani mimi usoma vitabu. Kazi yangu kubwa maktabani ni kusoma vitabu, iwe ni vya masomo, ujuzi wa kazi au maendeleo binafsi. Usoma kwa makini, uandika na kuuliza maswali ndani ya akili yangu. Mimi pia ufanya utafiti. Maktaba unisaidia kufanya utafiti wa kina kwa kutumia maandishi ya kitaaluma, taarifa zilizo andikwa kitaaluma na vitabu vya marejeo. Hii unisaidia kupata taarifa sahihi na zilizo aminika. Pia mi uandika na kupitia kazi. Nikiwa pale ndani mi upitia ripoti zangu na maelezo ya kazi baada ya kuandika mi upitia kazi zangu kwa umakini zaidi kwa sababu akili ni tulivu. Pia mda ninaotumia maktabani, mara nyingi mi ukaa pale saa tatu hadi nine kwa kila ziara. Wakati wa mtiani mi ukaa adi saa sita au zaidi. Mda huu unirusu kusoma bila haraka na kuelewa kwa undani kila ninacho kifunza. Faida ninazo zipata kuenda pale maktabani mara kwa mara ni kwamba mi uboresha matokeo ya masoma au kazi. Utulifu na rasilimali za maktaba zimenisaidia kufanya vizuri zaidi katika masomo na majukumu ya kazi. Mimi pia uongeza maarifa. Nimejifunza mamo mengi ya mara nisinge jifunza kwa uraisi nikiwa nyumbani. Pia mi uongeza nidhamu na uwajibikaji.Ratba ya kuenda maktabani imenijenga kuwa mtu anaye heshimu muda na majukumu. Pia inaimarisha tabia ya kusoma. Kuenda maktabani mara kwa mara kumenifanya nisome na kueka kusoma kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Baadhi ya changamoto ambazo mi uzipata nikienda maktabani ni kwamba saa zingine maktaba iko mbali na wakati mwingine maktaba imejaa watu na pia mda mdogo wakati wa majukumu mingi Hata hivo changamoto hizi haziwezi kunizuia kwa sababu faida zake ni kubwa zaidi Maktaba na maisha yangu ya baadae ninaamini kuwa hata katika siku zijazo Nitaendelea kuenda maktabani kwa sababu pale mi ujifunza na kujifunza akumaliziki kujifunza hakuna mwisho, mtu anaeza soma adi uzeeni. Maarifa hayana mwisho. Maarifa ni uwekezaji wa maisha Kila wakati unapo pata maarifa mpya ni uwekezaji wa maisha yako ya baadaye. Maktaba ni msingi wa maendeleo ya akili. Akili yako unapoendelea kuenda maktaba na napata ya kwamba ina panuka kila wakati. Mimi kwa kweli nataka kudumisha utamaduni wa kusoma na kuamasishwa wengine pia kutumia maktaba. Mi napoenda pale maktabani wakati mwingine zaidi ni kulingana na maitaji. Maktaba imenisaidia sana kujijenga kielimu, kimaadili na kiakili. Ni mahali pa utulifu, penye maarifa na maendeleo binafsi kwangu mimi maktaba si jengo la vitabu tu bali ni nguzo muhimu ya mafanikio yangu, ya sasa na ya baadaye, na haswa yale ya elimu na ya kikazi.

Shirika ninalofanyia kazi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kikazi si mahali pa kipato peke yake bali pia ni mazingira yanaonijenga kitahaluma kibinafsi kimaadili kuna mambo mengi ninyopenda kuhusu shirika yangu kuanzia utamaduni wa kazi uongozi ushirikiano na wafanyikazi hadi fursa za kujifunza na kukua Kwanza kabisa mazingira mazuri ya kazi. Moja ya mambo ninayopenda zaidi kuhusu shirika yangu ni mazingira mazuri ya kazi mazingira haya yanajumuisha heshima kati ya wafanyikazi mawasiliano ya wazi na utulifu na usalama kazini nikiwa kazini najihisi huru kutoa maoni yangu bila hofu ya kubezwa hali hii unifanya nifanye kazi kwa kujiamini na kwa moyo wote pia mimi ninapenda ushirikiano na mshikamano wa wafanyikazi shirika langu linathamini sana ushirikiano wa timu wafanyikazi ufanya kazi kwa kusaidiana badala ya kushindana ninapenda roho ya kusaidiana kushirikiana maarifa na uzoefu pia kufanya kazi kama timu moja ushirikiano huu uongeza ufanisi wa kazi na kuleta matokeo bora kwa shirika zima pia uongozi wenye maono uongozi wa shirika langu ni wenye maono na mwelekeo mzuri viongozi utoa muongozo wazi usikiliza maoni ya wafanyikazi bila kuangalia vibaya pia utoa mrejesho wa kujenga napenda jinsi viongozi wanavyotuamasisha kufanya kazi kwa bidii huku wakizingatia ustawi wa wafanyikazi pia mimi ninapenda shirika yangu kwa sababu kuna fursa ya kujifunza na kujiendeleza shirika langu linawekeza sana katika maendeleo ya wafanyikazi kuna mafunzo ya mara kwa mara kuna warsha na seminar pia kuna fursa za kujifunza kazini hii imenisaidia kuboresha ujuzi wangu kujifunza teknolojia mpya na kuongeza uwezo wangu wa kitaaluma pia kutambuliwa kwa juhudi na mafanikio ninapenda sana jinsi shirika langu linavyotambua juhudi za wafanyikazi kazi nzuri inapofanywa pongezi utolewa wazi mafanikio uhadhimishwa na wafanyikazi uhamasishwa kila wakati utambuzi huu unipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi pia napenda vile maadili na misingi ya shirika yanaelekezwa shirika yangu lina maadili imara kama uadilifu uwajibikaji haki na usawa maadili haya yanaongoza maamuzi na mienendo ya kila siku ninapenda kufanya kazi katika shirika linalothamini maadili kwa sababu unifanya nijifunie kazi yangu pia kuna usawa na haki kazini ninapenda jinsi shirika langu linavyohakikisha usawa wafanyikazi utendewa kwa haki bila kujali jinsia umri asili au cheo au tamaduni hii ujenga imani heshima na mshikamano miongoni mwa wafanyikazi pia mimi ninapenda jinsi mawasiliano yako ya wazi na ya heshima maawasiliano katika shirika langu ni ya wazi ya mara kwa mara na yenye kueshimiana mikutano barua pepe na majadiliano ya ana kwa ana hutumika kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo na mabadiliko yanayotokea pia ninapenda jinsi tunavyotathmini mawazo ya wafanyikazi kwenye shirika langu naona ya kwamba kila wakati linathamini mawazo ya wafanyikazi mawazo mapya yanakaribishwa na mapendekezo usikilizwa ubunifu huimizwa na wafanyikazi ushirikishwa katika maamuzi hii unifanya nijihisi kwa sehemu muhimu ya shirika si mtendaji tu pia napenda uwiano kati ya kazi na maisha binafsi shirika langu linajali ustawi wa wafanyikazi kuna juhudi za kuhakikisha mizigo ya kazi inadhibitiwa muda wa mapumziko unaeheshimiwa na afya ya akili inazingatiwa uwiano huu unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka kupita kiasi pia utamaduni wa kujifunza na kuboresha katika shirika langu makosa uonekana kama fursa ya kujifunza njia ya kuboresha mifumo na sehemu ya ukuwaji napenda utamaduni huu kwa sababu unipa ujasiri wa kujaribu mambo mapya bila uoga mkubwa wa kushindwa mchango wa shirika kwa jamii shirika langu pia linajali jamii inayolizunguka kupitia shughuli za kijamii uwajibikaji kwa kijamii na mradi wa maendeleo mimi huwa najifunia kufanya kazi katika shirika linalofikiri zaidi ya faida na pia linajali ustawi wa jamii usalamu wa kazi na mwelekeo wa baadae napenda kuwa shirika langu lina mipango ya muda mrefu kwa wafanyikazi malengo yanayoeleweka kwa kila mfanyikazi na dira ya baadae hii unipa uhakika wa kazi na matumaini ya kukuwa pamoja na shirika ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu mazingira ni mazuri ya kazi uongozi ni bora kushirikiana na wafanyikazi na hii bali tu ni sehemu ya kujifunza kukua na kutimiza malengo ya maisha ndio sababu ninajitahidi kufanya kazi kwa uaminifu na kwa moyo wa kujitolea ili kuchangia mafanikio ya shirika na maendelo yangu binafsi.

Hiyo napenda kupika sana na kupika ni moja ya shughuli ninazo ziona kuwa na dhamani kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kupika si swala la kuaanda chakula pekee, bali ni sanaa ujuzi wa maisha njia kujieleza na chanzo cha furaha na afya njema. Kupitia kupika nimejifunza mambo mengi kuhusu, subira, ubunifu, nidhamu, afya na hata mahusiano na watu wengine. Kwanza kabisa, mimi nilianza kupenda kupika taratibu. Mwanzoni nilikuwa nikipika kwa sababu ya lazima. Ili nisishinde njaa au kwa sababu hakuna mtu mingine wakupika. Nilianza na vyakula raisi tu kama chai, ugali, mboga na majani. Baada ya muda niligundua kuwa kila nilipo pika na chakula kikakizuri nipata furaha ya peke. Pongezi kutoka kwa watu walio kula chakula changu ili niongezea hamasa. Hapo ndipo nilianza kuoana kupika kama kitu cha kufurahiya si jukumu tu. Kupika, saa zingine napika kama sanaa na ubunifu Napenda kupika kwa sababu inaniruhusu kuwa mbunifu kupika unipanafasi ya kuchanganya viungo tofauti kubadilisha ladha kulingana na upendeleo wa wangu na kujaribu mapishi mapya kama vile msaani anavyo hutumia rangi mpishi pia utumia viungo Arufu, ladha na muonekano wachakula vyote vinahitaji kufikiriwa kwa umakini hiyo unifanya ni hisi kwani ninaunda kitu cha kipekee Kila ninapo pika Pia kupika ni afya, sababu kubwa inayo nifanya nipende kupika ni uthibiti wa afya. Nikijipikia mwenyewe na chagua viungo safi, napunguza sukari kwa chakula, na pia napunguza mafuta, pia naipuka vyakula vilivyosindikwa sana. Kupika nyumbani, hunisaidia kula chakula chenye, lishe bora, na hili ni jambo linalosaidia kuhimarisha afya ya mwili wangu. Wakati mwingi huwanajisikia vizuri nikijua kuwa chakula, nacho kila nimetaarisha mimi mwenyewe kwa huaangalivu zaidi. Pia ninaaina ya vyakula ambavyo mi hupenda kupika. Napenda kupika vyakula vyaasili kama ugali, mboga, maragwe, wali. Vyakula vyakisasa kama pasta wali na wakukaanga. Vyakula raisi, vyaharaka kama mayai, viazi na chai. Pia napenda kujaribu mapishimapya niliyo yaona mtandaoni au niliyo jifunza kutoka kwa watu wengine. Kupika ni kama njia ya kujitegemea. Kupika hunifanya nijisikie huru. Sina haja ya kula chakula cha haraka kila mara. Kutegemea wengine kunipikia na kutumia pesa nyingi nje. Ujuzi wa kupika ni ujuzi wa maisha unanisaidia popote nilipo. Iwe nipo nyumbani, kazini au safarini. Pia kupika ni hisia. Kupika unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ikiwa jikoni hua na tulia na fikiria kwa utulivu nasahau matatizo ya muda. Sauti ya chakule kikichemuka harufu ya viungo na mchakato wa kuanda chakula nzima hunipa amani ya kipekee. Pia kupika ni kama kwangu ni kuonyesha upendo. Wakati ninavyo pika jinsi ninavyo ongeza viungo. Ama ninapo mpikia mtu chakula natoa muda na juhudi zangu hiyo ni kuonyesha upendo. Na shiriki kitu cha thamani na namanisha nina mjali. Chakula huunganisha watu na napenda kuwa sehemu ya muungano huo. Kupika pia kumenifunza subira. Sikila chakula hupikwa haraka baadhi huitaji umakini, uvumilivu na muda. Makosa yanapo tokea mimi hujifunza kuvumilia na kurekebisha. Baadhi ya changamoto ambazo ninazo kumbana nazo nikifika kwa kupika ni kwamba wakati mwingine mi hukosa muda wakupika, wakati mingine mi hukosa baadhi ya viungu na chakula kuungua au kutopikwa vizuri. Hata hivyo changamoto hizi hunifundisha jinsi ya kuboresha ujuzi wangu. Kupika ni nidhamu ya maisha. Kupika hunisaidia kujenga usafi, huwajibikaji na mpangilio wa ratiba. Kupika kuna hitaji maandalizi kwa kupanga kusafisha pale ambapo unapikia. Hivyo hunifanya kuwa mtu mwenye nidhamu. Kupika pia ni utamaduni. Kupika hunisaidia kuhifadhi na kuheshimu utamaduni zangu. Mapishi ya jadi unisaidia kuifadhi historia, kuunganisha vizazi na pia kunionyesha utambulisho wa jamii. Napenda kupika vyakula vyasili ili visiwe vimepotea. Kupika pia uniongezea maarifa ya baadae. Nauna kama kupika ujuzi muhimu kwa maisha ya baadae kwa familia, kwa afya na kwa kujitegemea. Hata kama mimi si mpishi wa kitaaluma kupika kutabaki kwa sehemu yangu ya maisha. Mimi napenda kupika sana kwa sababu kupika kuna nisaidia kwa afya yangu, ubunifu wangu na kuna nipa uhuru. Kupika nizaidi kuaanda chakula, nisehemu ya utambulisho wangu na mtindo wa maisha. Kupitia kupika nimejifunza kujijali, kwa wajali wengine na kufurahia mambo madogo madogo maishani.

Ndiyo na ndege wakufugwa nyumbani kama kuku, bata, bata mziga. Ndege wakufugwa nyumbani wanamana yao. Hawa ni wale ndege wanao lelewa na binadamu katika mazingira ya makazi yake kwa lengo maalu. Ndege hao hutegemea binadamu kwa chakula, makazi na ulinzi dhithi ya magonjwa na madui. Ufuganji huu unaweza kuwa wakiwango kidogo kwa matumizi ya familia na mara nyingine kwa kiasiki kubwa kwa ajili ya soko. Haina za ndege wanaoufuguwa nyumbani. Kwanza tuko na bata. Bata hufuguwa kwa ajili ya nyama na mayai. Mayai ya bata na proteini nyingi na utumika sana katika baadhi ya vyakula maalum. Bata pia ni wastahimilifu kwa magonjwa fulani na wanaeza kufugwa karibu na maji. Bata mzinga hufuguwa zaidi kwa sababu wananyama nyingi na uuzo kwa bei ya juu. Hawa hasa katika sherehe ya siku kuu hata hivo wanaitaji uwangalizi zaidi kuliko kuku Pia kuna kware, kware ni ndege wadogo wanaofugwa kwa ajili ya mayai na nyama mayai ya kware ya naamika kuwa na virutubisho vingi na utumika pia kama tiba mbadala katika baadhi ya jamii Pia tuko na njiwa, njiwa hufugwa kwa nyama, burudani na hata mashindano katika baadhi ya tamaduni, njiwa pia utumika kama ishara ya amani na hutunzwa kama wanyama wa mapambo Pia tukona kanga, pia hufugwa kama mnyama wa mapambo, ndege hawa hufugwa zaidi kwa brudani na urembo. Huleta furaha nyumbani kwa sauti na rangi zao nzuri, ingawa hufugi sana kwa chakula. Pia kuna kuku, kuku ni ndege wanaofugwa zaidi kwa kila boma. Wanafugwa kwa sababu ya mayai, mayai yao yana chanzo kizuri cha proteini. Pia wanafuguwa kwa sababu ya nyama, ambao ni chakula maarufu ya tunaitumia kila wakati pia mapato yao. Wakati mwingine unaeza uza mayai yao, uze kuku na pia uze vifaranga na hii inaongeza mapato katika jamii Pia kuna sababu nyingi za kufuga ndege nyumbani Kwanza unafuga kwa sababu ya chakula, unapata maya na unapata nyama safi kwa familia Pia tunafuga kwa sababu ya utamaduni na mila Baadhi ya ndege hutumika kwenye sherehe au matambiko Pia kwa sababi ya burudani, ndege wa mapambo, huleta furaha na hupunguza msongo wa mawazo ajira Ufugaji unaeza kwa chanzo cha ajira kwa vijana na wanawake wanao tunza hizi ndegi Pia kwa kipato Kuna baadhi ya bidhaa za ndege ambazo tuna uza kama mayai nyama na vifaranga Pia ndege wako na faida zao Kwanza kabisa gharama ya kutunza na kufuga ndege iko ndogo ya kulinganisha na mifugo wengine wakubwa kama vile ngombe Pia hawa ndege huwa haraka Hata ukiona kuku na kware wana kuwa haraka zaidi kuliku hata hawa mifugo wengine. Matumizu bora ya nafasi hasa kwa watu wanaoishi mjini. Ni chanzo cha lishe bora kwa sababu ikona protein inayosaidia afya ya mwili. Pia mzunguko wa haraka wa mapato maayai hupatikana kila siku na hata nyama unaeza pata kila siku. Kuna changamoto ambazo unazipata ukiwa unafuga wa ndege. Kwanza kabisa ni usafi. Harufu nataka zinaeza kusumbua kama hazijaa thibitiwa vizuri kutoka kwa hawa ndege. Pia garama za chakula vyakula vya ziada vinaeza kuwa ghali wakati mwingine mle sokoni. Pia wanyama waribifu kama paka umbwa nyoka na mwewe wanaeza wakawashambulia na hivo kurudisha mapato chini. Pia magonjwa. Kama mdondo mafua ya ndege na kideri. Haya magonjwa ya kija yanaeza ya kangamiza wanyama wote ama ndege wote kwa wakati mmoja. Pia ukosefu wa elimu. Ufugaji usio na maarifa husababisha hasara kubwa. Haswa pale nyumbani. Kuna mbinu bora za kufuga ndege nyumbani. Kwanza kabisa ni ujenge banda. Hili banda liwe na hewa ya kutosha, lisilo vuja na salama. Pia uwe na chakula bora nafaka protein na maji safi kila wakati ili kuepukana na magonjwa. Usafi wa mazingira. Banda lisafishwe mara kwa mara ndio hawa wa ndege wasipate magonjwa. Fuatiliaji wa afya kutenga ndege wangonjwa mapema ili wasiambukize ndege wenzao pale kwenye banda. Pia hawa ndege wanafaa kupata chanjo na tiba. Wachanja ndege kwa wakati na kuwapa dawa inapo hitajika ili kudumisha afya yao. Kuna umuhimu wakufuga ndege kwa jamii, hupunguza umasikini kwa sababu wanaleta kipato, huimarisha usalamu wa chakula, huwezesha kujitagemea kiuchumi na pia hukuza maendeleo ya jamii ya hasa vijini. Kwa hivyo ndege waonafugwa nyumbani, ufugaji wao ukona faida kubwa kiuchumi na hata kijamii ingawa kuna changamoto za hapa na pale.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua ya kwanza inaponyesha baada ya muda mrefu wa jua kali. Hasa unapoisikia ikigonga ardhi kavu. Harufu hii ambayo watu wengi huifahamu lakini huenda wasijue jina lake la kitaaluma hunipa hisia za utulivu, matumaini na upya wa maisha. Ni harufu ambayo haipatikani dukani wala haiwezi kununuliwa kwa pesa. Kwanza kabisa hii harufu inaniletea kumbukumbu za utoto inanikumbusha siku nilizokuwa nikicheza nje nikiwa mdogo, nikikimbia chini ya mvua bila kujali matope au mavazi kulowa. Nakumbuka furaha ya kusikia matone ya mvua yakigonga pa, sauti ya radi kwa mbali na harufu ya ardhi ikichanganyikana na hewa baridi. Harufu hii inarudisha kwenye wakati ambapo maisha yalikuwa rahisi bila mzigo mingi ya mawazo na majukumu. Pia harufu ya mvua inanipa amani ya moyoni. Wakati mwingine baada ya siku ndege yenye shughuli nyingi au mawazo mingi, kunusa harufu ya mvua hunifanya nipumzike, inatuliza akili, inapunguza msongo wa mawazo na hunisaidia kutafakari kwa utulivu. Ni kama tiba ya asili, isio na madhara watu wengi hupenda manukato ya gharama kubwa, lakini kwangu, harufu ya asili ni ya dhamani kubwa zaidi. Pia harufu ya mvua ina ashiria mwanzo mpya na matumaini. Mvua ni baraka kwa wakulima ni ishara ya mavuno yajayo. Kwa ujumla wajamii mvua huleta uhai, mito ujaa, mimea huota na mazingira yanakuwa ya kijani. Kunusa harufu ya mvua hunifanya nifikirie fursa mpya mipango mpya na uwezekano wa mambo mazuri kutokea baada ya kipindi kigumu ama kipindi kirefu cha ukame. Pia harufu hii ya mvua hunikumbusha maisha ya asili. Wakati mvua ya kwanza inaponyesha ardhi iliokuwa imekauka kwa muda mrefu huanza kutoa harufu ya kipekee. Mchanganyiko wa udongo mimea na hewa safi. Harufu hiyo inafanya nihisi kuwa dunia inavuta pumzi mpya ni kama ujumbe wa kina unaosema maisha yanaendelea hata baada ya ukame. Pia harufu hiyo inafanya nihisi ukaribu wa mazingira. Katika dunia ya leo lenye teknolojia nyingi, kelele za magari na harufu za kemikali, harufu ya mvua hunikumbusha umuhimu wa kuheshimu na kulinda mazingira. Inanifanya ni thamini, misitu, udongo na mzunguko wa asili wa maisha ni kumbusho kwamba binadamu ni sehemu ya mazingira si watawala wake ingawa napenda pia harufu nyingine kama harufu ya kahawa asubuhi yenye inafanya tumbo langu lihisi kwamba linataka chakula pia napenda harufu ya chakula kinapopikwa pale nyumbani wakati chakula kinapopikwa na kina harufu nzuri kina mvutio wa kipekee unahisi ya kwamba ukipakue Pia kuna harufu ya maua yanapochanua. Harufu ya mvua bado inashika nafasi ya kipekee moyoni mwangu. Ni harufu isiyo na kelele, lakini ina ujumbe mzito. Ni harufu inayounganisha kumbukumbu, hisia na matumaini ya kila wakati. Harufu ninayoipenda zaidi si kwa sababu tu inanukia vizuri, bali kwa sababu inanigusa ndani kabisa ya moyo. Wakati naposikia hii harufu ya mvua, inanipa utulivu wa akili. Napata ya kwamba hata kama nilikuwa na msongo wa mawazo, akili yangu inatulia vizuri. Pia, inanikumbusha maisha ya zamani. Pale zamani, napata kwamba wakati mvua inanyesha, kuna hisia fulani inakuja kwa akili ya mtu. Pia inanijenga kisaikolojia. Pia, ninaposikia hii harufu ya mvua, inanipa matumaini ya kesho. Ya kwamba leo kunaeza kuwa kubaya zaidi lakini kesho inaeza kuwa iko bora. Ni harufu rahisi ya asili lakini yenye maana kubwa sana katika maisha yangu. Kwa hivyo naposikia wakati wote kuna kiangazi alafu nisikie mvua inanyesha. Kuna hisia fulani inajijenga kwa akili yangu. Na kwamba mazingira ni mazuri unapoyatunza. Na hio mvua inaponyesha, inaashiria ya kwamba baada ya kiangazi, ama baada ya kukosa sana, kuna muda wa mafanikio, kuna muda wa kupata bila kukosa. Na hivyo inabidi kila mwanadamu ajikaze kwa kile jambo ambalo anatenda.

Ndiyo mimi hua nafwata matukio ya kitaifa na kufanya hivyo ni jambo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kufatilia haya matukio, kuna maanisha ya kwamba nataka kujua kile kinachua endelea katika nchi husika, katika nyanja mbalimbali, kama siasa, elimu, uchumi, afya, usalama, michezo na maswala ya kijamii. Ufuatiliaji huu umenisaidia pakubwa kama raia, niwe na ufahamu na nijue haki yangu na wajibu wangu kama raia. Kwanza kabisa kufuatilia siasa za kitaifa umefanya niwe raia anayejali uongozi na utawala bora. Siasa zina mchanganyo mkuba katika mwelekeo wa taifa. Unapo fuatilia mjadala ya bunge na sera zinazo pendekezwa utuba ya-- za viungozi unaeza kutathmini kama kiongozi anatimiza ahadi zake au la. Hii unisaidia kufanya maamuzi sahihi wakati wa uchaguzi na pia kunipa ujasiri wa kutoa maoni yangu kwa njia ya amani na ya kistaarabu. Pia matukio ya kitaifa katika sekta ya elimu hunigusa moja kwa moja. Habari kuhusu mabadiliko ya mitaala, matokeo ya mitiani, sera za elimu ya juu au changamoto zinazowakumba walimu na wanafunzi hunifanya nitambue thamani ya elimu katika maendeleo ya taifa. Pia kufatilia maswala haya yamenisaidia pakubwa kuelewa mstakabali wa vijana na nafasi ya elimu katika upunguzaji wa umasikini na ukosefu wa ajira. Pia, kufwatilia matukio ya kitaifa hunipa uelewa mpana wa hali ya nchi. Kupitia habari na mjadala ya kitaifa ninafahamu changamoto zinazolikabili taifa pamoja na juhudi zinazofanywa kuzitatua. Kwa mfano, ninapofwatilia taarifa kuhusu hali ya uchumi naeza kuelewa kwa nini gharama ya maisha imepanda ama kwa nini gharama ya maisha imeshuka kwa kiasi kikubwa. Kwa nini ajira zinakua chache au nyingi na jinsi gani serikali inajitaidi kutimiza ahadi walizo wapaa wananchi. Ueleo hunisaidia kupanga maisha yangu kibinafsi kwa busara zaidi. Pia inanisaidia kufatilia maswala ya kiafya ya taifa. Afya ni sehemu muhimu ninayoifuatilia. Ripoti kuhusu kampeni za chanjo, miunu mbinu ya hospitali, magonjwa na upatikanaji wa huduma za afya. Hunifanya nijue hali ya afya ya jamii kwa ujumla. Na pia uelewa huu hunisaidia kuchukua taadhari binafsi kuzingatia ushauri wa wataalumu na wataalam wa afia. Na pia kuwahimiza wengine kuchukua hatua za kujilinda kila wakati. Kufuatilia matukio ya kitaifa pia yamenisaidia kuwa na mshikamano wa kijamii. Wakati taifa linalop-- pokumbwa na majanga kama mafuriko, ukame na ajali, taarifa za kitaifa huniamasisha kuwaza juu ya mateso ya wenzangu. Hii hunijenga kimadili na kunifanya nihisi kuwa sehemu ya jami moja, mara nyingi matukio kama haya uibua wito wa mshikamano, misaada na maombi ya pamoja kwa ajili ya jamii fulani. Pia matukio ya michezo ya kitaifa mi hufuatilia sana. Kwa sababu michezo huunganisha wananchi na kukuza uzalendo. Kufanikiwa na michezo ya taifa hunipa furaha na ufahamu. Huku changamoto zao zimefanya nitambue umuhimu wa kuwekeza katiuka vipaji vya vijana michezo. Michezo pia hutumika kama jukua la kuonyesha vipaji na kungarisha afya ya jamii. Pia mi hufuatilia habari za kitaifa kwa sababu zinanisaidia kupambana na upotoshaji wa taarifa, katika zama hizi za mitandao ya kijamii habari za uongoo husambaa kwa wazi na kwa kasi sana. Kwa kufuatilia vianzo mbali mbali za habari na kuchambua taarifa kwa makini. Naweza kutofautisha kati ya ukweli na propaganda, hii unifanya niwe mtu mwenye fikra huru na anayetoa maoni yenye msingi. Zaidi ya yote ufuatiliaji ya matukio ya kitaifa. Hunijenga katika maendeleo binafsi. Najifunza mbinu za uongozi, mawasiliano na utatuzi wa mgogoro kupitia mjadala na matukio yanayo endelea. Maarifa haya hunisaidia kazini, shuleni na katika mahusiano yangu ya kila siku na watu wengine. Ni kweli kwamba kufuatilia matukio ya kitaifa kunaeza kua na changamoto kama vile, kupata habari zenye huzuni au migogoro inayoendelea. Hata ivo naamini kuwa kutojua si suluisho. Ni bora kujua ukweli na kufff-- tafuta njia muafaka au njia chanya ya kuchangia kwenye mabadiliko ya jamii fulani. Hata kama ni kwa kutuo maoni kushiriki mjadala na kushiri-kushiriki shughuli za kijamii. Ndiyo nafuatilia matukio ya kitaifa kwa makini kwa sababu yananiathiri moja kwa moja, yanaathiri maisha yangu na pia kwa njia zisizo za moja kwa moja. Ufuatiliaji huu hunifanya niwe raia mwenye ufahamu anayejali mstakabali wa taifa na anayechangia maendeleo ya jamii kwa njia mbali mbali. Kufuatilia matukio ya kitaifa si kupoteza mda, bali ni uwekezaji wa maarifa, uzalendo na uwajibikaji kama raia muaminifu.

Tathmini za kazi zina hatari kubwa katika maisha ya mfanya kazi, maendeleo ya taaluma na mafanikio ya shirika kwa ujumla. Kwa mtazamo wangu, binafsi tathmini za kazi zinaweza kuwa fursa ya kujifunza na kukua, lakini pia zinaweza kuwa chanzo, cha hofu na msongo wa mawazo. Kwanza kabisa, mimi naziona tathmini za kazi kama kioo cha kujitazama. Zinatoa nafasi ya kujitathmini kuona mambo niliyo yafanya vizuri na yale yanayo hitajika kuboreshwa. Bila tathmini ni rahisi mtu kuendelea kufanya kazi bila kujua kama yuko kwenye muelekeo sahihi au la. Tathmini husaidia kuelewa matarajio ya mwajiri na malengo ya taasisi, hivyo kunipa muelekeo ulio wazi kwa kazi yangu. Pia ninapo ziona tathmini zikifanywa kwa uwazi haki na mawasiliano mazuri, huwa nazipokea kwa moyo mkunjufu. Tathmini nzuri hunichangia kujiamini na hunipa motisha yakufanya kazi kwa bidii zaidi. Kusifiwa kwa kazi nzuri niliyofanya hunipa nguvu ya kuendelea kujituma na kujitolea kwa shirika. Pia hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuheshimiwa kama mfanya kazi kwa shirika fulani. Zaidi ya hayo, tathmini za kazi hunisaidia kutambua maeneo ya maendeleo ya kitaaluma. Kupitia mrejesho ninaoupata ninaweza kujua ujuzi unaohitajika kuendeleza, mafunzo ninayo hitaji au mbinu ninazopaswa kubadilisha. Hii hunisaidia kupanga malengo ya muda mfupi na mrefu katika taaluma yangu. Kwa mtazamo huu, tathmini si hukumu bali ni ramani ya maendeleo kwa mfanya kazi. Pia, mimi naziona tathmini za kazi kama kama hisia za wasiwasi. Uwoga na kukosolewa, hofu ya kutotimiza viwango vilivyowekwa, au hofu ya hatari za tathmini katika mshahara au cheo huweza kumfanya mfanya kazi, awe na msongo wa mawazo. Hii ni hali ya kawaida hasa pale ambapo tathmini hufanywa kwa mtazamo wa kuadhibu, badala ya kusaidia mfanya kazi kukua. Hata hivyo, ninahisi vibaya pale tathmini zinapofanywa kwa upendeleo au ukosefu wa haki. Ikiwa vigezo haviko wazi au kama tathmini inategemea maoni binafsi badala ya ushaidi wa kazi, mfanya kazi anaweza kukata tama. Tathmini ya aina hii huuwa morali na hupunguza bidii kazini na huweza kusababisha migogoro kati ya wafanya kazi na uongozi. Wakati mwingine pia nahisi kwamba tathmini za kazi, hazipaswi kuwa tukio la mara moja kwa mwaka. Badala yake zinapaswa kuwa mchakato endelevu, mawasiliano ya mara kwa mara kati ya mfanya kazi na msimamizi. Hii husaidia kurekebisha makosa mapema na kuimarisha utendaji kabla ya tathmini rasmi. Hii hupunguza pressure na hufanya tathmini iwe ya haki zaidi kwa kila mfanya kazi kwa shirika fulani. Kwa mtazamo wangu wa kisaikolojia, tathmini za kazi hunifundisha kupokea mrejesho kwa ukomavu. Si kila mrejesho ni rahisi kuupokea bali, pale unapoguswa udhaifu binafsi. Hata hivyo nimejifunza kwamba kukubali mrejesho na kuutumia kama nyenzo ya kujiboresha, ni ishara ya ukomavu na ni nia ya maendeleo katika taaluma ama taasisi unayofanya kazi. Pia nahisi kwamba tathmini za kazi zina mchango mkubwa katika maendeleo ya shirika. Zinasaidia kubaini wafanya kazi wenye vipaji, kuboresha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi na taasisi. Shirika linalofanya tathmini kwa usahihi huwa na wafanya kazi wenye motisha na malengo yanayo lingana na dira ya shirika. Pia, tathmini zinazingatia zaidi makosa kuliko mafanikio, Hii huweza kuathiri vibaya afya ya akili ya mfanya kazi. Ndiyo maana naamini ya kwamba tathmini bora ni ile inayo sawazisha, pongezi na mapendekezo ya maboresho. Njia hii hujenga mazingira ya kujifunza badala ya kuogopa. Wakati mwingi unapopata ya kwamba tathmini kila wakati inaleta ni ya makosa tu kwa mfanya kazi. Akili yake hai inakosa utulivu fulani kwa kiasi fulani. Na hii huchangia pakubwa ama huathiri jinsi huyu mfanyakazi atatenda kazi yake pale kwenye shirika. Na hii inaeza fanya hata matokeo yake pale kazini yazidi kudorola zaidi na zaidi. Nahisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu na zenye manufaa makubwa mradi tu zifanye kwa haki ya kwamba kila mfanya kazi apewa tathmini yake ifanye kwa uwazi ya kwamba hakuna mfanya kazi atasema mimi nilionewa Pia iwe na lengo la maendeleo Wakati unapoleta tathmini ya mfanya kazi fulani Wache iwe ya kwamba unataka kuzingatia awe mbunifu kwenye kazi Pia zinapaswa kuwa mazungumzo ya kujenga si kuhukumu Zinapo fanya vizuri, hujenga, mfanyakazi, humpa mweleke wa taaluma na pia huchangia mafanikio ya shirika. Zinapo fanya vibaya, zinaleta hofu na kukatisha tamaa hivyo basi kwa mtazamo wangu ni kwamba tathmini za kazi ni chombo cha maendeleo siya adhabu na zinapo kuja tuzichukulie vizuri.

Uwezo ambao ngependa kuwa nao zaidi ni uwezo wakuelewa na kuwasiliana kwa kina na watu wote. Bila kujali, tamadunizao wa metazamu, hali ya maisha na bila kujali tofauti za luga. Ni uwezo unawuchanganya uwelewa wakisia, mawasiliana bora na akili ya kijami. Na namini ungekua wathamani kubwa sana katika maisha ya binafsi katika jami. Kwanza kabisa, ningependa uwezo huu ungejumuisha kusikiliza kwa makini na huruma. Si kusikiza tu kwa maneno, bali kuelewa isia zilizo nyuma ya maneno hayo. Watu wengi wanaitaji mtu wakwasikiliza kwa dhati. Kama ningekua na wezo huu wajuu, ngekua wamsaada mkubwa kwa watu wanaupitia changamoto za kisakolojia, kijamii au kihisia. Wezo huu ungeweza kupunguza upweke na maumivu mingi. Pia ngependa wezo huu kwa sababu ungeimarisha uongozi bora. Kiongozi ya nae waelewa watu wake anaweza kuwamasisha, kuwangoza kwa ikima na kufanya maamuzi ya nye kuzingatia masilai ya wote. Wezo wakuelewa mtiazamo tofauti ungewezesha kufanya maamuzi ya nye usawa kuepuka migongongano isiyo ya lazima na kujenga timu imara kwenye mshikamano kama kiongozi. Pia uwezo huu ungefanya mawasiliano yawe ya msingi na mahusiano yote ya binadamu. Migogoro mingi duniani ni kati ya familia, kazini au wata kati ya mataifa kutokana na kutoelewana. Kama ingeekua na uwezo wakuelewa kikamilifu, kile mtu anahisi na kufikiria, utakabla ajakieleza kwa maneno ninggekua katika na fasi nzuri ya kusaidia kusulisha migogoro na kujenga mausiano imara baina ya watu. Pia, uwezo huu ngekua muhimu sana katika maendeleo ya jamii. Jamii ina watu warika tofauti, changamoto tofauti na imani tofauti. Kwa naweza wakuonganisha watu hawa kwa mahasiliano mazuri kungechangia amani, maendeleo mshikamano. Ngpenda kukua daraja kati ya watu kusaidia sauti za walio pembezoni, sisikike na kueleweka. Kwa upande wakazi, uwezo huu ungeongeza ufanisi watija. Mawasiliano mazuri upunguza makosa, uongeza ushirikiano na ujenga mazingira chanya ya kazi. Kama ngekua naweza huu wajuu, ngekua mfanya kazi ya ukiongozi ya nae ya minika, anaye weza kueleza mawazo yake kwa wazi na pia kupokea maoni ya wengine kwa ishima. Zaidi ya hao ngependa uweza huu kwa sababu ungeimarisha ukuwaji wa mtu binafsi. Kuelewa wengine, unisaidia pia kujielewa mwenyewe. Kupitia mawasiliano ya kina mtu ujifunza subira, unye nyekevu na ikima. Uweza huu ungekua chombo cha kujiboresha kila siku. Hata katika nyakati za migogoro au hasira, uwezo wakuelewa na kuwasiliana vizuri unge niwezesha kutuliza hali badala ya kuiochea. Ningependa kwa kiasiki kkubwa kuwa mtu anayeleta utulivu pale ambapo kuna msuguano, msongamano na pale ambapo kuna vita kati ya majamii. Mtu anayichagua maneno kwa busara na kwa ania ya kujenga siwa kubomwa. Kwa sababu unapo angalia maneno lbda unayozungumza labda ya naeza saidia pakubwa kuleta uwiano kati ya jamii bali si kubomoa. Uwezo ninautamani kuwa nausiwa kimi ujiza kama kuruka ukusoma mawazo ya watu. Bali ni uwezo wakibinadamu, lakini kwa kiwango ya chajuu, uwelewa wakina na mawasiliano enyeuruma, mtu anapo wasilisha jambo, unalichukulia haje, unalishugulikia haje, na amini ya kwamba, uwezo uu naezeleta mabadiliko chanya katika maisha yangu na maisha ya wengine, Hii unapata ya kwamba imeza kuhimarisha mausiano. Mausiano huwa ya najengwa. Na najengwa kwa wakati unapata ya kwamba isiazako, unapo msikiza mwenzako bila kumuukumu, unayimarisha mausiana. Unapo msaidia mwenzako aidia katika shida fulani, unayimarisha mausiana. Ungejenga pia jamii yenye mshikamano. Jamii yenye mshikamano ujengwa kwa kusikiliza na mawazo kwa kuketichini na mkaongelelea jambo fulani. Hii inachangia amani, amani huuja pale ambapo unapata ya kwamba mkiketi mahali kuzongumzia jambo mnalisurisha kwa njia inayo fa na hii naleta maendeleo kwa jamii, maendeleo kwa kila mtu na maendeleo kwa ujumla.

Kutuwa sadaka au michango ni jambo nalolithamini sana na kuliona kuwa sehemu muhimu ya maisha ya kibinadamu katika jamii. Kwa mtazamo wangu, kutuwa si tu tendo la kutuwa mali au pesa bali ni ishara ya moyo wa kujali, uwajibikaji kwa jamii na mshikamano. Kwanza kabisa, kutuwa sadaka ni njia kuonyesha mshikamano wa ajikijamii. Wakati jamii inapokumbwa na changamoto kama magonjwa, majanga ya asili, thifo na umasikini, mchango uwa njia kuungana kama watu. Kwa kushiriki katika michango nahisi kuwa sehemu ya suluhisho, si mtazamaji tu wa matatizo. Hii uimarisha usiano kati ya watu na ujenga imani kwa umoja. Pia natuwa sadaka au michango kwa sababu inausiana moja kwa umoja na madili ya utu. Katika jamii nyingi, kusaidiana ninguzo muhimu ya maisha. Kutuwa sadaka unikumbusha kwamba, kile nilicho nacho si changu peke angu, ni baraka ambayo pia naeza kwa msaada kwa mtu mwingine. Isia kujua kwamba mchango wangu hata kama ni mdogo unaeza kuleta tabasamu au matumaini kwa mtu mingine unipa furaha ya ndani zaidi. Pia, kwa kiroho ama kidini mi utoa sadaka kama ni kitendo cha baraka. Dini nyingi ufundisha umuimu wa kutoa kwa hiari na kwa mioyo mikunjufu. Kwa mtazamo huu sadaka siya hasara bali ni uwekezaji wa kimadili na kiroho. Hata bila kuangalia upande wa kidini, kutuwa unijenga kuwa mtu mwenye shukrani na asie na tama ya kupita kiasi. Pia napendelea kutuwa michango kwanjia mbali mbali. Si lazima pesa tu, wakati muingine muda, nguvu pia na marifa ni ya aina muhimu za sadaka. Kuna yakati ambapo sina uwezo mkubwa kifedha, lakini naweza kusaidia kwa kutuwa muda wangu, kusikiliza mtu kwenye shida, au kushiriki ujuzi wangu kusaidia wengine kujifunza na kujikwamua kimaisha. Ina nifanya nione kwamba kila mtu anakitu cha kutoa bila kujali hali yake. Pia mi hutoa sadaka kwa sababu inanifundisha nidamu ya matumizi. Unapajua kuwamba unajukumu la kusaidia wengine, unajifunza kupanga rasilimali zako kwa busara zaidi, badala ya kutumia kila kitu kwa maitaji binafsi. Hivo unajifunza kutenga sehemu kwa ajili ya kusaidia wengine. Hujenga tabia ya uwajibikaji na huruma na kusaidia jami kwa jumla. Hata hivyo pia natambua kwamba kutuwa sadaka kuna mchango kunaweza kuwa changamoto. Wakati muingine kuna hofu ya matumizi mabaya ya mchango au kutuwa kwa shinikizo la jamii badala ya ihari. Ndio maana naamini kuwa kutuwa kunapaswa kwambatana na uaminifu, lengo la kweli la kusaidia na uwazi. Usije ukatoa kwa sababu umesurutisho ukatoe. Napendelea kuchangia pale ninapo ona mchango wangu utatumika kwa njia sahihi na enye manufa. Hivo ni vizuri hata kama wakati tunapotuwa hii mchango iwe ikitumika kwa njia ya uwazi na njia inayonufaisha jamii. Kwa upande wa isia kutuwa sataka na michango unipa amani ya moyo. Kujua kwamba nimechangia hata kidogo katika kuboresha maisha ya mtu muingine hunifanya nijisikie kuridika. Isia hii ya kuridika haipatikani kwa kunua vitu au kujilimbikizia mali. Bali utokana na kushiriki na kugawana. Ninapo pata ya kwamba nimesaidia mtu fulani katika jamii na ameendelea kutokana na nakipato changu ingawa ni kidogo hama kikubwa. Hii inaniathiri pakubwa kimawazo kwa sababu inanisaidia kutokana na kushiriki na kugawa. Kutoa michango unisaidia kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Hii unikumbusha kwamba kuna watu wanao pitia changamoto kubwa zaidi kuliko zangu. Hii unifanya niwe na shukran na kile nilicho nacho na pia unisaidia kupunguza malalamiko yasiyo ya lazima katika maisha yangu. Ndiyo, wakati natuwa sadaka au michango kwa kadri ya uwezo wangu na kwa njia mbalimbali, naona kutoa kama wajibu. Ni wajibu wangu kama binadamu nitoe, si muzigo na si kulasimishwa. Nikitendo kinacho jenga utu, kinaimarisha jami. Wakati mnakuji pamoja, mnashirikiana kusaidia mmoja wenye ambae hajiwezi kwa saizi, unayimarisha jamii. Hii huleta amani ya ndani, kwa sababu kila mtu anajua, huu ni jirani yangu na napaswa kumsaidia. Ingao mchango unaeza kuwa mdogo, tamani yake huu wa kubwa pale unapofanyo kwa moyo wa dati na niya ya kusaidia. Usije ukafanya kwa sababu ya kutaka kuonekana, usije ukafanya kwa sababu umesurutishwa, wanasema kwamba kutuwa ni moyo. Kwa hivo wakati unajisaidia kutuwa mchango au sadaka, tuwa kwa sababu umeguswa, toa kwa sababu unaitaji kusaidia si ati kwa sababu uko na mingi. Tua kile ulicho nacho na kitasaidia mtu mbali.

Umeme unapo katika hufanya mambo mengi ya simame ghafla, hasa katika dunia ya leo ina yo tegemea sana teknolojia. Hata hivo badala ya kuchukulia kukatika kwa umeme kama usumbufu pekeemi uona kama nafasi ya kubadlisha ratiba, kupumzika na kufanya mambo mengine ye nyemanufaa. Kwanza kabisa, mihu tumia huumuda kufanya shughuli zisizo hitaji umeme. Mfano kama ni mchana, mina eza soma kitabu, na eza andika kwa mkono, auna eza fanya kazi ndogondogo za nyumbani kama kufua, kusafisha na kupanga vitu. Shughuli hizi hunisaidia kuendelea kuwa natija hata bila umeme. Kama kukatika kwa umeme kuna tokea jioni ya usiku mi hujipanga kwa kutumia vianzo mbadala vya mwanga kama mshuma taa ya mafuta. Wakati huu mi hu jitahidi kufanya mambo mepesi kama kuzungumza na wanafamilia kusikiliza hadithi au kutafakari kim ya kim ya mazungumzo hayo huimarisha mahusiana ya kifamilia ambayo wakati mwingine hupuuzwa kwa sababu ya televisheni ama simu. Pia umeme unapo katika mii natulia na kukubali hali ilivyo. Baadaya kukasirika na kulalamika mii ujitahidi kubaki mtulivu. Hali hii hunisaidia kufikiri kwa busara kuhusu nini nifanye badala ya kupoteza muda kwa hasira. Kukubali hali pia hunisaidia kisaikolojia kwa ninajua kwamba kukatika kwa umeme ni jambo la kawaida na nila muda tu umeme utarudi. Nyakatizi ngine katika kukatika kwa umeme inanipa na fasi ya kupumzisha akili na macho. Bila televisheni, kombiuta ausimu, ninapata mudawa kutafakari, kupumua kwa kina na hata kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Hii hu nisaidia kupunguza msongo wa mawazo, unosababishwa na matumizi ya muda mrefo wa vifaav ya ki-elektroniki. Pia, wakati umeme unapokatika mina, tumia hio fursa kama ya kujifunza ujuzi wa vitendo. Mfano naeza kujifunza kupika, naeza kujifunza kuimba, na hivo kutengeneza vitu vidogo vidogo pale nyumbani. Au napanga mipango ya kesho kwa kuandika kwenye daftari. Haya ni mambo ambayo haya itaji umeme lakini ya na manufaama kubwa katika maisha ya kila siku. Pia natambua umuhimu wa maandalizi kabla ya kukatika kwa umeme. Ndiyo mana huwa, mimi huwa na vifaamu himu kama betri za tochi, chaja za simu, zinazo tumia powerbank na akiba ya maji. Maandalizi haya hunifanya nisiwe na wasiwasi mkubwa wakati umeme unapo katika ghafla. Kwa upande wa chakula, kama nilikuwa nimepanga kupika na kutumia umeme, mihu badilisha mpango wa kutumia njia mbadala. Hii hunifundisha kubadilika kulingana na mazingira. Jambo muhimu sana maisha ni badala ya kulasimisha hali, mimi hujifunza kuendana nayo. Pia, kukatika kwa umeme hunikumbusha thamani ya umeme katika maisha yetu. Wakati mwingine hatutambui umuhimu wa huduma fulani mpaka pale itakapo kosekana. Kupitia kukatika kwa umeme ni najifunza kuwa na shukra ni pale huduma zinaporejea na pia kutumia umeme kwa busara zaidi. Pia kama kukatika kwa umemu kuna chukua mdamrefu na kuna kazi muhimu zinazo itajika kukamilika, mimi ujitahidi kutafta mbinu mbadala kama kuenda mahali penya umeme kama ofisi au kwa jirani au kutumia vifaa vina vyo tumia betri. Hii hunisaidia kuhakikisha kwamba majukumu muhimu haya kwa mikabisa, ya kwamba hata kama umeme umepotea shughuli za siku zinaendelea mila kuwanatashwishi. niNapo katikiwa na umeme sifanyi jambo moja, tu mih ujiusisha na mambo mengi, bali huabadilisha moja kuenda lingine, ratiba kutoka moja hadi nyingine na kufanya mambo mbalimbali kulingana na hali. Mi huona kukatika kwa umeme kama changamoto ndogo inayoweza kubadilishwa kuwa fursa ya kupumzika. Saa zingine unapata kwamba umefanya kazi mingi kutoka asubuhi na unahitaji kupumzika ili akili itulie. Saa zingine inaleta utulivu wa akili. Pia ni kujifunza kuhimarisha mahusiano wakati mwingine kukikua na umeme hamwezi zungumziana pale kwenye kazi. Umeme ukipotea mnapata wakati wakuzungumuza, unaeza jua, hitajila mwenzako, jiraniyako, mtoto wako mwanafamilia. Pia ni wakati wakutafakari maisha. Ingawa umeme ni muhimu sana. Kukosekana kwake kwa mda hunikumbusha kwamba, bado kuna mambo mengi ya maana tunayoweza kufanya bila kutegemea teknolojia. Wakati mwingine ata unaeza simama ukajinyoosha kidogou nyooshe misuli kwa kutembea sehemu fulani kwa sababu hakuna umeme na hakuna kazi unaeza endelea kufanya. Unaeza tembea tu unyooshe mguu kisha ukirudi baadaye kama kazi yako ilikuwa inahitaji umeme kwa lazima itabidi usubiri.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ambayo yanalenga mabadiliko ya mtazamo na uwezo wa kujiendeleza kibinafsi badala ya nadhari ya peke yake. Kwanza kabisa mafunzo ya mawasiliano kazini. Haya ni miongoni mwa mafunzo muhimu zaidi niliyowahi kuyapata. Yamenisaidia kwa sababu mawasiliano yako katikati ya kila kazi. Faida zake zimekuwa kwamba kujifunza kuwasiliana kwa uwazi na heshima, nimejifunza kusikiliza kwa makini, si kusubiri tu zamu ya kuongea, pia nimejifunza kutoa maoni yenye kujenga badala ya kukosoa, na pia nimejifunza kuandika ripoti na ujumbe wa kikazi kwa ufanisi. Mafunzo haya yamepunguza migongano kazini, yameongeza ushirikiano na yamenifanya niwe mtu anaya amenika katika timu. Kazi nyingi ushindikana si kwa sababu ya ukosefu ujuzi, bali kwa sababu ya mawasili ya noduni. Pia, nimejifunza mafunzo ya usimamizi wamuda. Haya, yamenisaidia kupanga kazi kwa vipaumbele, kutumia kalenda na orodha za kazi, kugawa kazi katika vipande vidogo vinavyotekelezeka na pia kuibuka kuhairisha kazi. Nimeweza kukamilisha kazi kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tijia. Mafunzo haya yamenisaidia pia kupata muda wa kupumzika bila kujisikia hatia. Pia nimepata mafunzo ya uongozi. Haya ya lengi tuwa simamizi bali kila mfanyi kazi. Mambo ambayo nimepata kujifunza ni moja kwa moja kuchukua uwajibikaji, kufanya maamuzi kwa busara, kuhamasisha wengine na kuongoza kwa mfano, si kwa amri tu, bali kwa vitendo. Yamenijenga kuwa mtu anayeamenika hata bila cheo, uongozi mzuri huonekana katika tabia, si jina la wadhfa tu. Pia nimepata mafunzo ya kazi kwa vitendo. Haya ndiyo mafunzo yenye athari zaidi na haraka zaidi. Nimeweza kujifunza moja kwa moja kwenye mazingira halisi ya kazi, kupata uzoefu wa kweli wa changamoto, kujifunza kutokana na makosa bila kuogopa, pia kupata ushauri kutoka kweenye uzoefu. Mafunzo haya yamenifanya nijiamini zaidi kwa sababu najifunza kwa kufanya si kwa kusoma pekee yake. Pia nimepata mafunzo ya teknolojia na ujuzi waki digitali. Katika dunia ya sasa ambayo, kila kitu ni teknolojia nimejifunza kutumia programu za kasi kufanisi, nimejifunza kuhifathi na kuchambua taarifa, pia nimejifunza kuongeza kasi na ubora wa kazi, pia nimejifunza kufanya kazi kwa njia za kisasa. Mafunzo haya yamenifanya niwe tayari kwa mabadiliko ya teknolojia badala ya kuyaogopa. Pia nimepata mafunzo ya utatuzi wa changamoto. Haya yamenifundisha jinsi ya kufikiri na ni wakati upi wa kuchukua hatua. Ujuzi ambao nimeweza kupata kutokana na mafunzo ya utatuzi wa changamoto ni kwamba naweza fanya kazi chini ya shinikizo, naweza kufanya maamuzi yenye ushahidi, naweza kuangalia chanzo cha tatizo si dalidi tu na pia naweza chambua tatizo kabla ya kutoa suluhisho. Nimekuwa mtu wa kutegemewa wakati wa matatizo kazini na mawazo yangu yamekuwa ya mchango kubwa katika timu. Pia nimepata mafunzo ya kujitambua na maendeleo binafsi. Haya yamenisaidia kujifahamu vizuri kwa sababu naweza kutambua nguvu na udhaifu wangu, nimeweza kujifunza kuthibiti hisia ya kazini ili nifanye kazi vizuri na pia nimeaza kujenga kujiamini kwangu. Pia kuweka malengo ya mda mfupi na mrefu. Mimi ninayejitambua nimeweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kukua kitaaluma na kibinafsi. Pia nimeweza kujifunza mafunzo ya maadili ya kazi na nidhamu. Haya yamenijenga kitabia hasaa pale kazini. Yameweza kunifanya nijifunze uaminifu kila wakati, uwajibikaji pale ambapo jambo la dharura linapotokea, kuheshimu muda wa watu na kufanya kazi kwa bidii bila hata kusimamiwa. Mafunzo haya yamenifanya niwe mtu wa kuaminika na mwenye uaminifu. Basi hivyo imeleta fursa zaidi kazini. Pia nimeweza kujifunza ya kwamba ujuzi ni mzuri na vitendo, ujuzi huambatana na vitendo. Mabadiliko ya mtazamo wangu na wale ambo nafanya nao kazi pale kwa ofisi. Pia nimeweza kujifunza ya kwamba maendeleo ya tabia na maadili pale ofisini ni kitu cha muhimu sana. Mafunzo bora si yale yanayotoa cheti pekee yake Bali yanayobadilisha jinsi mtu anavyofanya kazi kila siku Nimeeza kufanya kazi zangu vizuri ukilinganisha wakati nilipoingia pale kazini na sasa hivi Nimeweza kuwa mfanya kazi wa kupigiwa mfano. Nimeweza kujua jinsi ya kuthibiti hisia zangu, nimeweza kujua jinsi ya kuongea na wengine kwa heshima pale kazini, na pia nimekuwa na mtazamo chanya kila wakati. Jambo linapotokea, ninapoulizwa niko tayari kujibu na najibu kwa heshima na kulingana na kile ambacho kimetendeka.

Kuna njia nyingi ambazo mimi utumia kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwanza kabisa mimi utumia nyuel imala na zakipekee. Hii ndio nguzo ya kwanza ya usalama mtandaoni. Wakati mwingi upata kwamba mimi natu hua na tumia nywila ndefu zenye herufi na maandishi. Pia mimi uchanganya erufi kubwa na ndogo na ambayo ina alama. Kuepuka kutumia jina tarehe ya kuzaliwa au maneno rahisi. Pia mimi uepuka kutotumia nywila moja kwenye akaunti nyingi. Mimi hufanya hivi kwa sababu akaunti nyingi hufunjwa si kwa ujuzi mkubwa wa uhalifu bali kwa sababu ya nywila dhaifu au zinazo tumika mahali pengine. Pia mimi utu hua makini na barua pepe na ujumbe wa ulaghai. Hii ndilo tishio linaloathiri watu wengi zaidi. Ujumbe unapo kuja na unaarakisha mina uangalia sana. Maandishi nyenye makosa mengi ya sarufi, viungo visifoeleweka auvinavyo anekana kufanana na halisi na maombi ya taarifa binafsi au nywila. Izo naziepuka kabisa. Kuwasha uthibitisho wa hatuambili. Hata nywila ikivunjwa unapata ya kwamba uthibitisho wa hatuambili unasaidia kulinda akaunt zangu kiasi ki kubwa. Kuwasha uthibitisho wa hatuambili kwenye barua pepe, bengi mtandaoni, mitandao ya kijamii na akaunti za kazi. Kutumia mali sana, lazima nipate kodi ili mtu aweze kuingia kwenye mtandao wangu. Pia mimi usasisha mara kwa mara vifaa vya programu. Masasisho sima pambano ni ulinzi. Wakati, baada ya wakati mi huzingatia kusasisha mfumo wa simu au kombuta mara tu, masasisho yanapo tolewa. Kusasisha programu zote muhimu na pia kuepuka kutumia programu zilizo pitwa na wakati. Masasisho ufunga mianya ya kiusalama inayotumiwa na waalifu mtandaoni na hivo basi unapata ya kwamba nimeweza kujilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni Pia mi hutumia programu za ulinzi Ingawa si kinga kamili ningao muhimu Mimi kila nachofanya ni kwamba mi hutumia antivirasi halali na ilio sasishwa Kua mimi uwasha fayawoli kwenye kifaa Pia miu ipuka kupakua programu haramu au zilizo pasuliwa Pia mimi hua mwangalifu kwenye mitandao ya kijamii. Habari nyingi binafsi hutumiwa vibaya sana Si raisi uone habari zangu za kibinafsi kwenye mtandao wa kijamii Najilinda kwa kutochapisha taarifa nyeti kama nambari za simu maali nilipo kwa wakati halisi Pia mimi hueka mipangilio wa faraga Pia mimi ukubali maombi ya urafiki kutoka kwa watu ninao wafamu tu Pia mi naepuka mjadala inayo chochea chuki au migogoro mkai kwenye mtandao Pia mimi hutumia mtandao salama ya interneti, si kila interneti ni salama. Hatua nazo chukua mara kwa mara, mimi huepuka kufanya miamala nyeti kwenye interneti ya umma, pia mimi huepuka kutumia dhpn, inapo pidi, hasan, kiwa nje ya myandao wa nyumbani. Pia mimi huakikisha tovuti, nazo zitumia hazina, zina usalama wa hali ya juu. Pia mimi ulinda taarifa binafsi na kifaa chenyewe, usalama huanzia kwenye kifaa. Mimi hufunga simu au kombuta yangu kwa neno siri au alama ya vidole kutokopesha kifaachangu bila sababu ya msingi. Mimi pia hueka uwezo kutafu kufuta taarifa kwa mbali endapo kifaaki tapotea. Pia mimi uifadhi na kala za taarifa. Hi unilinda dhidi ya uaribifu uizi pale kwenye interneti. Kila mara mimi uifadhi na kala za faili muhimu mara kwa mara, mimi utumia na kala za taarifa kuif kwa kwa ifadhi ya inje au ya mtandaoni ilio salama. Pia mi hueka angalauna kala moja isiyounganishwa moja kwa moja na internet. Pia mimi nimekuwa nikijifunza na kujisasisha kila wakati. Vitisho ubadilika na maarifa nayo ya napaswa kubadilika. Nimekuwa nikijifunza kusoma makala ya za usalama wa mtandaoni. Pia nimekuwa nikijifunza kupitia kwa kufuatilia taathari za kiusalama na pia kujifunza kutoka na matukio mapya ya ulaghai. Pia nimekuwa nikieka mipaka ya kisaikolojia mtandaoni. Si vitisho vyote ni vya kifundi, vingine ni vya kisaikolojia. Najilinda kwa kutojibu matusi, vitisho au chokozi, pia nazuia au naripoti akaunti hatarishi, na pia napum mimi najilinda kwa kupumzika mtandaoni inapobidi. Kujilinda dhithi ya vitisho vya mtandaoni siitendo la mara moja, bali ni mtindo wa maisha ya kidigitali. Inai Inaitaji uangalifu zaidi, nidhamu na maarifa ya mara kwa mara. Mtu alie makini mtandaoni upunguza atari kubwa atabubila kuwa mtaalam.

Ndiyo kwa kweli kabisa nimaweza kununua tikiti za tukio na kumbuka ni maeza kununua tikiti za tukio la tamasha la mziki. Sababu za nazafanya ni niwe tikiti ni kwamba kwanza kabisa ni inaburadani na mapumziko. Watu ununua tikiti kwa sababu mbalimbali. Baada ya kazi au majukumu mengi tukio uleta furaha upunguza msongo wa mawazo na kubadilisha mazingira ya kila siku. Pia ni kujifunza na kujijenga matukio kama warusha semina makongamana utoa maarifa mapya ya mitandaoni na pia msukumo wa kitaaluma. Pia unazingatia kijamii na mausiana. Wengi ununua tikiti kuwenda na marafiki kusherekea tukio maalum na kukutana na watu wenye masila yanayofanana. Kuna hatua zenye zinachukuliwa za kununua tikiti za tukio kwanza kabisa ni kupata taarifa. Mtu huanza kusikia tangazo ya idha mtandaoni, redioni au kwa marafiki. Pia kutama maelezo ya tukio na tarehe mahali na muda. Ndio mtu anaweza nunuwa tikiti ya ajiunge na kundi fulani. Hatua ya pili ni kufanya huamuzi. Je, tukio lilaendana na masilai yangu, nina muda siku hiyo na bei ninafuu kwangu. Hatua ya tatu ni njia ya hununuzi. Tikiti zinaweza kununuliwa mtandaoni kupitia simu kwenye maduka maalum na kwenye getini siku ya tukio. Ingawa mara nyingi ni za ghali zaidi. Pia natuwa ya nne ni malipo. Njia malipo zinaeza kwa simu, kadi, fedha taslimu. Tikiti za kidigitali pia kuna tikiti za karatasi. Tikiti za kidigitali kwa kwanza kuzibeba ni rahisi, hazipoteki rahisi na upunguza foleni. Changamoto zake kuwa ni kuamba simu inaeza ikazimika na tikiti iko mle ndani kwa hivo unaeza pata changamoto kuingia kwenye hafla uliyokuwa umelipia, pia mtandao unaeza katika na ulagai wa mtandaoni. Tikiti za karatasi faida yake ni kwamba ni rahisi kuonyesha bila teknolojia na wengine uzifadhi kama kumbukumbu. Changamoto ni kwamba zinaezapotea au kuchanika na ni rahisi kugoshiwa. Kuna changamoto zinaezo tokea wakati unanua tikiti Kwanza ni ulagai. Unaezapewa tikiti bandia, unaeza finya tofuti sisizo halali na pia unaeza pata wauzaji hewa Pia mabadiliko ya gafla, tukio kufutua, kubadilisho tarehe na mahali kubadilika Pia msongamano. Folenu unaeza pata ni ndefu pia unaeza kosa kiti kizuri licha ya kulipia. Changamoto hizi unufundisha ya kuwa makini na tarifa rasu Pia, kuna hisia zinazohusiana na ununuzu wa tikiti. Kunua tikiti mara nyingi humbatana na furaha ya kusubiri tukio, matarajio makubwa na misisimuko. Hata kabla ya tukio kufanyika, mimi kwa kibinafsi huanza kulifurahia kiakili. Kuna mafunzo yanaotokana na kununua tikitiki. Dhamana ya pesa. Mimi hujifunza kulinganisha gharama na dhamana ya uzoefu. Pia kupanga muda mtu ujifunza kupanga ratiba yake mapema, waamuzi wa haraka. Tikiti huisha mapema, hivyo mtu ujifunza kufanya mamuzi kwa wakati waharaka. Kuna umuhimu na kumbukumbu za matukio. Baada ya tukio, tikiti wa kumbukumbu ya maisha, ukukumbusha hisia nzuri ama baya kulingana na kile ambacho kilitokia kwenye hafla fulani, huongeza hadithi za kusimulia. Kwa bada ya watu tikiti za matukio ni kama kumbukumbu za safari za maisha. Kwa kujumla, kununuwa tikiti si tukio ni uzoefo na uchanganya hisia, teknolojia mipango na mahusiana ya kijamii. Si swala tu la kuhudhuria tukio, mbali nisemi ya kuhishi maisha enyemizani, kati ya kazi, mbrudani na ukuwaji binafsi. Tukio linaisha lakini kumbukumbu na mafunzo ubaki kwa mda mrefu.

Kwenda hospitali kwa kweli hakumaanishi tu mtu akiwa mgonjwa sana. Kuna sababu nyingi zinazofanya mtu aende hospitali. Kama mimi, mara kwa mara mimi huenda uchunguzi wa kawaida, matibabu ya magonjwa madogo, pale kunapotokea dharura, vipimo vya maabara, ufuatiliaji wa afya na ushauri wa afya. Kwa hiyo idadi ya mara ambayo mimi naenda hospitali hutegemea na hali ya afya yangu, umri, mtindo wa maisha na ufahamu wa umuhimu wa huduma za afya. Mara za kuenda hospitali kwa mwaka kwa mtazamo wangu, mtu anaweza kwenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida mara hata tatu kwa mwaka, Pia mtu anaweza enda hospitali kwa matatizo madogo kama homa maumivu au maambukizi. Na pia endapo mtu ana ugonjwa wa muda mrefu au tukio la dharura anaweza enda zaidi ya mara mingi kwa mwaka. Hii naonyesha kuwa si ajabu mtu kufika hospitalini kati ya mara mbili hadi ata kumi kwa mwaka kulingana na mazingira. Sababu ni nyingi za kuenda hospitali. Kwanza kabisa ni magonjwa ya ghafla. Mara nyingine unaweza pata uko na mambukizi ya ngozi, maumivu ya kichwa au mwili, maumivu ya tumbo, mafua. Haya huweza kukufanya ukaenda hospitali hata mara nne ama tano kwa mwaka. Pia dharura. Inaeza kuwa umepata ajali, maumivu makali ya ghafla, hali inayohitaji msaada wa haraka. Ingawa si mara ya kwa mara huongeza idadi ya ziara hospitalini endapo ikatokea. Pia kuna ufuatiliaji wa afya ya muda mrefu. Kama watu wenye kisukari, shinikizo la damu, pumu magonjwa mengine ya sugu, huenda hospitali mara nyingi zaidi kwa ajili ya marekebisho ya dawa, ushauri wa kitaaluma na vipimo. Pia, unaweza enda hospitali kwa sababu ya uchunguzi wa kawaida. Hii ni njia ya kinga kuliko tiba, kupimwa kupima shinikizo la damu, ushauri wa daktari, kupima uzito wa vya shiria vingine na kupima sukari. Watu wengi huenda hospitalini angalau mara moja kwa mwaka kwa lengo hili. Pia, kuna tofauti kati ya watu kuhusu ziara za hospitalini. Kuna watu wanaojali, afya. Hawa huenda hospitalini hata bila kuwa wagonjwa mara mbili ama tatu kwa mwaka. Lengo ni kuzuia matatizo makubwa. Pili, kuna watu wanaokwenda wakiwa wagonjwa tu. Hawa uenda ospitali wakati mungina uchelewa kwa kupata matibabu. Wao huenda mara chache lakini kwa matatizo makubwa na huenda hospitali tu wanapohisi maumivu makali. Kuna changamoto zinazohusiana na kwenda hospitali mara kwa mara. Muda wa kusubiri, unaweza pata kwamba unafika hospitali na unakuwa kwa foleni kwa muda mrefu sana. Pia gharama za matibabu, siku hizi, gharama ya kutibiwa iko juu zaidi na hivyo inaweza fanya mtu aogope kwenda hospitali mara kwa mara hata kama uko na maumivu Ofi ya vipimo au majibu watu wengine ni waoga sana kutokana majibu watakayopata kutoka kwa daktari mbali wa hospitaliz zingine unapata ya kwamba kutoka nyumbani hadi hospitali ni mbali na mtu hana njia ya usafiri mzuri, msongamano wa wagonjwa. Unaweza fika pale upate wagonjwa ni wengi, unajuliza mbona nimekuja leo, hata nimekuja siku nyingine. Changamoto hizi hufanya baadhi ya watu kuepuka hospitali hadi hali iwe mbaya zaidi. Kuna faida pia za kwenda hospitali kwa wakati. Hii inakuongezea kuelewa afya binafsi, afya yako. Pia inakurekebisha mtindo wa maisha, inakuruhusu upate ushauri wa kitaaluma, pia inasaidia kupunguza gharama za matibabu ya baadaye na pia kugundua magonjwa mapema na kama yapo jinsi ya kuyatibu na kuyatatua mapema. Pia mtazamo wa kisakolojia kuhusu hospitali. Kuna baadhi ya watu hospitali huleta hofu, huwafanya wajisikie dhahifu na pia hukumbusha ugonjwa au vifo. Lakini kwa mtazamo chanya, hospitali ni kituo cha matumaini. Ila ukaenda pale ukapatikana na ugonjwa, unaweza pewa matibabu haraka. Hospitali ni mahali pa msaada na ni sehemu ya kujitunza. Kubadilisha mtazamo huo husaidia mtu kuhudhuria huduma za afya bila woga. Pia jinsi ya kupunguza safari za hospitali kwanza kula lishe bora, lala vya kutosha, kunywa maji ya kutosha, kupunguza msongo wa mawazo, fuata ushauri wa kitabibu na pia fanya mazoezi mara kwa mara ili mwili wako upate nguvu. Hii haimanishi kuepuka hospitali kabisa, bali inapunguza na kuzuia magonjwa kuingia kwenye mwili wako. Pia afya ni kama uwekezaji wa maisha, kwenda hospitali mara chache au mara nyingi si tatizo. Bali kilicho muhimu ni kufuata ushauri unaopatikana, kwenda kwa wakati unaofaa na kwenda kwa sababu sahihi. Afya njema huongeza tiji kazini, furaha nyumbani na muda wa kuishi na pia hukupa furaha kila wakati.

Chakula ambacho mi hupenda kula jioni, chakula kinachofaa, kinachopendwa na watu wengi, na kinachonsaidia afya na ustawi wa mwili. Kuna umuhimu mkubwa sana wa chakula cha jioni, kwa sababu chakula cha jioni kwa kiasi kikubwa husaidia kurejesha nguvu zilizo tumika mchana kwenye kazi ya siku nzima. Pia hutayarisha mwili kwa mapumziko ya usingizi. Usipo kula vizuri kupata usingizi inakuwa tatizo, so ni vizuri mtu ale chakula. Upaswa kuwa uchepesi lakini chenye virutubisho. Uchangia afya mmengenyo wa chakula. Tofauti na chakula cha mchana, chakula cha jioni hakipasui kuwa kizito sana. Asa kama mtu hataraji kufanya shuguli nyingi baada ya kula. Pia, kuna vigezo vina viongoza uchaguzi wa chakula cha jioni. Kwanza ni muda. Jioni mara nyingi watu huwa wamechoka, wanataka chakula kinachopikwa kwa haraka, wataki mchakato mrefu wa kupika. Kwa hivyo inamanisha chakula ambacho kitapikuwa jioni ni kiwe cha haraka sana. Pili, afya, watu wengi hupendelea chakula ambacho si cha mafuta mengi, haki sababishi tumbo kujia kupita kiasi na husaidia usiingizi mzuri. Ladha na raha, baada ya siku ndefu chakula hutakiwa kiwe kitamu, cha kupendeza na cha kufutia unapokila. Kiwe cha kutuliza unapokula chakula hicho, usikie ya kwamba akili imetulia kabisa. Kiwe cha kuvarichi kihisia. Kuna aina za vyakula, vinavyo pendwa kulwa jioni. Kwanza, kuna chakula cha mlo mwepesi lakini kamili. Ini chaguo linalo pendwa na watu wanao jali afya mfano, wali kidogo na mboga, mayai ya kuchemusha au kukanga kwa mafuta kidogo, samaki au nyama iliyo chemushwa ama kuchomwa, supu ya mboga au supu nyepesi ya protein. Husaidia kushiba bila kusababisha usingizi mzito au usumbufu tumboni. Pia, kuna chakula cha asili. Vyakula viasili hupenwa sana kwa sababu vinausishwa na utamaduni na kumbukumbu za nyumbani. Pia vinaashibisha bila kuwa vizito. Mfano ukisema mboga ugali za majani. Vyakula hivi vinauiano mzuri na wawanga, protein na nyuzi-nyuzi. Pia kuna supu na mchuzi wa jioni. Supu hupendwa sana jioni kwa sababu ni nyepesi ni raisi kumengenywa na hutuliza mwili. Supu ya kuku, supu ya mboga. Supu huambatana vizuri na kipande kidogo cha viazi au ugali. Pia nafasi ya mboga na matunda jioni. Mboga huongeza nyuzi nyuzi kwenye mwili huboresha mmengenyo na upunguza hatari ya kuja sana. Matunda huliwa kwa kiasi, huleta ladha tamu ya asili na pia hufaa kama kitafuno cha jioni. Mfano mzuri kukula mboga nyingi na protini kiasi, kisha tunda moja kama ndizi au chungwa. Vyakula ambavyo watu hujaribu kuepuka jioni, watu wengi huepuka vyakula vya mafuta mengi, sukari nyingi, vinywaji vyenye kafeini, vyakula vya kukaangwa sana. Na kwa sababu hii inaeza kuchangia kwa kiasi kikubwa mtu akose usingizi na hivo inaeza sumbuwa mtenda kazi wake asubui kama huyu mtu anaenda kazi. Sababu kuu ni kwamba inavuruga usingizi, inasabibisha kiungulio na pia inaongeza uzito kwenye mwili. Chakula cha jioni ni mtindo wa maisha. Watu wanaofanya kazi nzito wanaitaji protini zaidi, huongeza kiasi cha chakula lakini bado huchagua mlo usio mzito sana. Wale watu Ambo wanaka ofisini hupendelea chakula chepesi, huzingatia sehemu ndogo. Pia familia, chakula cha jioni huwa muda wakukutana na familia, hupikuwa chakula kinacho pendwa na wengi na huchangia mshikamano wakifamilia. Hapa ndipo mnapata muda wakuongea vile siku imekua nilipi halijatekelezwa vizuri na ni wapi mnafaa kurekebishana kama familia. Kuna hatari pia za chakula cha jioni kwa usingizi, chakula kizuri cha jioni husaidia kulala mapema, hupunguza kuamuka usiku na huboresha ubora wa usingizi. Chakula kibaya husababisha kuja kwa tumbo, husababisha ndoto mbaya usingizi mfupi na pia huathiri usiku inayofuata kwa sababu mwili ushaa choka. Muda sai hii wakula jioni ni kwamba mtu ule saa mbili hadi tatu kabla ya kulala. Kuepuka kula usiku sana, kunywa maji kiasi si mengi na si kabla ya kulala. Hii husaidia mngengenyo kukamilika kabla ya usingizi. Chakula cha jioni pia kinasehemu ya kutunza mwili. Kula jioni si swala la kushiba tu, bali ni kujitathmini, kuji jali kiafya na kujipa muda wakupumuzika. Chakula chajioni ni kizuri na huambatana na mazungumzo mazuri pale na familia ama marafiki, pia mazingira ni tulivu na shukran kwa chakula.

Furaha si jambo moja wala tukio la ghafla, ni mkusanyiko wa hisia, uzoefu, mahusiano, mafanikio madogo na maana ya maisha. Kwanza kabisa, mimi ufuraha ama hua nafuraha kwa sababu inatokana na amani ya ndani. Moja ya mambo makubwa yanayonifanya nifurahie sana ni amani ya moyoni. Hii hutokea pale ambapo mawazo hayana msongo mkubwa, mtu anakubali alivyo na alipo, ninaishi kwa mujibu wa dhamiri yangu na hakuna hatia nzito moyoni. Amani ya ndani hunifanya nifurahie hata mambo madogo, upepo mwanana, ukimya wa asubuhi ama jioni tulifu. Furaha hii haitegimei pesa wala hali ya nje bali mtazamo wa ndani kutoka kwangu. Mahusiana mazuri na watu wengine. Mahusiana ya kweli ni chanzo kikubwa cha furaha. Kwanza kabisa mahusiana ya familia. Kuwa na watu wanaokujali, kushirikiana kwa chakula, kucheka pamoja na kuhisi unakubalika bila masharti. Familia hutoa hisia ya usalama na mizizi ya maisha na hivo kuongeza furaha ndani yangu. Marafiki wa dhati. Marafiki wanaokutia moyo, wanaosherekea mafanikio yako, wanaokukumbusha thamani yako unapovunjika moyo na pia wanaokusikiliza. Kicheko cha pamoja na mazungumzo ya dhati huleta furaha ya haraka na ya kudumu. Pia unapata ya kwamba unaeza furahia ukifanikiwa katika mambo madogo madogo. Fura haiji tu kwa mafanikio makubwa mara nyingi hutokana na ushindi mdogo wa kila siku. Kama kujifunza kitu kipya kupata suluhisho la tatizo, mafanikio haya hujenga kujiamini na kutia moyo wa kuendelea mbele. Pia kuwasaidia wengine na kufanya wema. Kumsaidia mtu bila kutarajia malipo ni chanzo cha furaha ya kipekee. Hii inaeza kuwa umemshauri mtu aliyechanganikiwa, umefanya jambo jema bila mtu kujua, umesikiliza mtu mwenye huzuni, pia umesaidia kifedha au kimawazo. Furaha hii hutokana na kujisikia una maana katika maisha ya mtu mwingine Pia kujifunza na kukua kimaisha kujifunza kunamfanya mtu ajisikie hai. Furaha huonekana pale ambapo unapata uelewa mpiya unajishinda hofu na, au udhaifu, unaongeza ujuzi na unahisi unaendelea kukua. Ukuwaji binafsi huleta matumaini na mwelekeo wa maisha mara kwa mara. Wakati uko na afya njema ya mwili na akili. Afya ni msingi wa furaha nyingi. Mtu hufurahia sana pale ambapo hana maumivu makali kwenye mwili, anaeza kufanya shughuli zake bila kikwazo akili iko tulivu sana na mwili unahisi nguvu. Mara nyingi mtu hutambua thamani ya afya pale inapoyumba. Afya njema hufanya hata furaha ndogo ionekane kubwa. Uhuru wa kuwa wewe mwenyewe. Furaha kubwa hutokana na uhuru wa kujieleza. Hii inamaanisha ya kwamba, mtu ambaye unamwelezea kukusu anatathmini vipawa vyako, anakubali udhaifu wako, anaishi kwa msingi yako na pia unaishi bila kujifanya mtu mwingine. Mtu anayejikubali huishi kwa uhuru wa ndani na uhuru huo huleta furaha ya kina. Pia muda wa utulivu na ukuwa peke yako. Nayo jamii ni muhimu muda wa kuwa peke yako pia huleta furaha. Huu ni muda wa kujipanga, kujitafakari, kujitathmini, kusoma na kusikiliza muziki na pia kujitunza kiakili. Utulivu huu huondoa kelele za dunia na kurejesha nguvu za ndani. Pia kutimiza malengo na kuona maendeleo. Kuweka malengo na kuyaona yakitimia huleta furaha ya ajabu na ya kudumu. Hata kama safari ni ndefu kuna vikwazo njiani na pia mafanikio ni madogo kuona unaposonga mbele kunaleta matumaini na kuridhika na maisha. Pia shukurani kwa ulicho nacho. Shukurani hubadilisha mtazamo wa maisha. Mtu hufurahia sana anapoweza kutathmini alicho nacho badala ya kulalamika. Kuona baraka ndogo. Kulinganisha, alipotoka na alipo sasa. Shukrani huongeza furaha hata bila kubadilisha hali ya maisha. Kwa hivo, kinachofanya mtu awe na mtazamo wa furaha kwa jumla si jambo moja. Ni mchanganyiko wa mambo mengi. Maendeleo binafsi. Unapoona ya kwambo unasonga hatua. Roho inatulia na inafurahia. Kufanya wema. Unapo mtendea mwenzako wema kuna furaha inakuwa ndani yako bila kusurutisho. Shukurani na kujikubali. Afya njema, mtu unapokuwa na afya njema, unapata ya kwamba uko na amani moyoni mwako. Mahusiano ya kweli, unapapata ya kwamba una marafiki wa ukweli. Unapata ya kwamba unafurahi. Furaha ya kweli si ya ghafla wala ya muda mfupi. Ni hali ya moyo inayojengwa kila siku kwa maamuzi madogo na mtazamo chanya wa maisha.

Kulingana na mimi inategemea niko mazingira yapi ni kazi gani na inaitaji muda unaotoshana aje. Kwanza kabisa napenda kufanya kazi na timu. Kufanya kazi na wengine kunafaida nyingi zinazo wafanya watu wengi kuipenda hasa katika mazingira ya kisasa ya kazi. Kuna kugawana majukumu. Unapata ya kwamba kazi ugawanywa kulingana na uwezo mzigo upungua na kasi ya kukamilisha kazi uongezeka. Hii usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija. Pia, kuna kubadilishana mawazo na uzoefu. Kazi ya pamoja, huruhusu, kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine, kupata suluhisho ubunifu zaidi na kutoa mawazo tofauti. Maranyingi wazo moja uimarishwa na mtazamu wao mwingine na kutoa matokiobora zaidi. Pia, kuna msaada wa kisaikolojia. Kufanya kazi na wengi, uleta hisia ya kuungwa mkono, motisha ya pamoja na kuondoa upweke kazini. Wakati changamoto zinapo tokea timu hutoa faraja na mskumo wa kuendelea Kuna changamoto za kufanya kazi na wengine pamoja na faida zake, kazi ya timu ina changamoto zake migongano ya mawazo Wakati mwingine unapata ya kwamba umeleta wazo lakini inagongano na mwenzaku na inabidi mwendelee kufanya kazi tofauti ya kasi ya kufanya kazi Atutoshani hata vidole havitoshani Kuna yule ana umairi wa kufanya kazi kwa haraka na kuna yule mwenye ni mwenda pole. Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna tofauti ya kasi ya kufanya kazi. Kukosekana kwa uwajibikaji sawa. Mkiwa wengi mara nyingi kuna wale ambao wanajificha ndani ya wengine na hawafanyi kazi wakiwa wamewajibika. Mawasiliano duni. Saa zingini unapata ya kwamba, jinsi mnavyo wasiliana kwenye timu haiko sahihi. Changamoto hizi zinaitaji subira, mawasiliano wazi na uongozi mzuri. Pia, kufanya kazi pekee yako, kwa pande mwingine iko na mvuto wake. Umakini ni wajuu. Kufanya kazi peke yako, uruhusu umakini bila usumbufu, kuzama kabisa kwenye kazi, kuongeza ubora wa kazi. Hii ni muhimu sana, kwa sababu kazi zinazo itajika unazitafakari kwa kina. Pia uru kuna uhuru wa maamuzi. Unapo kuwa unafanya kazi peke yako, unaeza amua haraka, unaezafuata mtindo wako binafsi na unahisi kwamba uwajibikaji wa moja kwa moja kwa matokeo ni wako. Uhuru huu uleta kuridhika na kujiamini. Kasi inayo dhibitiwa na mtu mwenyewe. Kufanya kazi pekeyako uruhusu kupanga muda kwa uhuru, kufanya kazi kwa kasi inayo kufaa wewe mwenyewe na kuepuka uchileweshaji wa pamoja. Pia kuna changamoto nyingi za kufanya kazi peke yako kwanza upweke. Napofanya hii kazi na uko peke yako hakuna mtu wa kuitisha msaada. Mtu ni kawaida ajihisi mpweke. Kukosa mrejesho wa haraka. Ni wewe ujitatulii shida zako. Mara kwa mara ukiwa peke yako utajiuliza swali na utajijibu. Kuna hatari ya kukwama mawazo. Na saa zingine mzigo mkubwa wa majukumu. Hii uonyesha kuwa kufanya kazi peke yako kuna itaji nidhamu na motisha ya ndani. Hakuna mtu atatoka inje akupe motisha. Ni wewe ujikaze na ufanye hiyo kazi hadi umalize. Pia, kuna aina za kazi na watu kuchagua bora na kuna mchanganiko wa kufanya kazi na wengine wa kufanya kazi peke yako kulingana na aina za kazi. Kazi bunifu, mchanganyiko wa timu na kazi binafsi. Kazi za uchambuzi maranyingi zinaitaji ufanye peke yako na kazi za utekelezaji timu ufaa zaidi. Kuna hatua ya kazi, kwanza mradi timu kwa mawazo, kati ya mradi, kazi binafsi kwa utekelezaji na mwisho wa mradi timu kwa uwakiki. Kuna tabia ya mtu, watu wenye mwelekeo wa kijamii upenda kazi ya timu, watu watulifu upendelea kufanya kazi peke yao na wengine wako katikati, kujifahamu kusaidia kuchagua mazingira ya kazi yanayo kufaa, pia mafunzo na ukuwaji, kufanya kazi na wengine hujenga ujuzi wa mawasiliano, ukuza ufumilivu na ufundisha uongozi. Kufanya kazi peke yako ujenga nidhamu binafsi, hukuza uwajibikaji na ufundisha kupanga muda. Zote ni muhimu kwa ukuwaji wa kitaaluma. Ukiangalia mtazamo wa kisasa wa kazi, katika dunia ya leo kazi nyingi zinaitaji ushirikiano, lakini pia zinaitaji muda wa umakini binafsi na pia teknolojia inaruhusu mchanganyiko huo. Hivo si swala la kuchagua upanda mmoja, bali ni ujue ni lini utumia mtindo upi, ni wapi wewe uko sawa, kuna wale wanye wako sawa kwenye kazi ya timu na kuna wale wanye wako sawa kwenye kazi ya ubinafsi, na hivo wote wafanya hicho kazi kulingana na vile wanavyo weza.

Kukaa hadi usiku haimanishi, tu kuchelewa kulala bali ni tabia inayochangiwa na maitaji ya maisha, uwiano kati ya kazi, mapumziko na usingizi, na jinsi mtu anavyo panga muda wake wa jioni. Watu wengine ukaa hadi usiku kwa sababu ya kazi, wengine kwa burudani na wengine kwa sababu ya ratiba ya maisha. Sa ya kawahida ambao watu ukaa usiku kwa mtazamo wa jumla watu wengi ukaa hadi saa nne ama saa tano usiku siku za kawahida na pia saa sita hadi saa saba siku za mapumziko au mwisho wa wiki. Zaidi ya hapo kwa sababu maalumu kama kazi ya usiku, masomo au dharura. Ina onyesha kuwa muda wakukaa usiku utegemea sana na haina ya siku. Sababu ni nyingi zinazofanya mtu kukaa usiku, majukumu ya kazi au masomo. Ili ukamilishe reporti itabidi ukae hadi usiku sana. Kusoma kwa mitihani, kazi zinazo itaji muda waziada. Katika hali hii kukaa u siku huwa ni jambo la lazima, sila ihari. Pia, burudani na kupumzika. Baada ya siku ndefu, kuangalia televisheni, kusikiliza mziki, kutumia simu au mitandao ya kijamii, kuzungumza na marafiki au familia. Huu ni muda wa kuondoa msongo wa mawazo. Pia utulivu wa usiku, usiku uleta ukimia, umakini na fasi ya kutafakari. Watu wengine ufanya kazi au upanga maisha yao vizuri zaidi wakati wa usiku. Pia, kuna tofauti za kijamii na kimaisha. Watu wanaofanya kazi asubui wao ulala mapema ili waweze kuamuka asubui mapema waende kazi. Kwa hivo wao linda muda wausingizi. Wanafunzi uchelewa zaidi asaa wakati wa mitiani. Wakati mwingine hulala usiku zaidi kwa sababu labda walikuwa wanasomea mitiani ama walikua wanafanya kazi ya ziada. Wafanya kazi wa usiku huwa na ratiba tofauti kabisa. Usingizi wao uchukuwa nafasi ya mchana zaidi. Kuna faida za kukuwa usiku kwa kiasi. Kupata mda wa utulivu, kupumzika kisaikolojia, kujitafakari na kuandaa mi pango ya kesho. Kwa kiasi kukaa usiku kunaeza kuwa na manufaa. Kwa sababu unapata ya kwamba akili ishatulia, umeheza kunjita fakari vizuri wakati hakuna kelele. Kuna asara za kukaa usiku sana. Wakati mwingine unaweza kosa usingizi wa kutosha, unaeza choka mchana unaofuata na hivo itaaribu utenda kazi wako siku inaofuata, pia unapungua kwa umakini kazini au shuleni na pia inaathiri afya ya mwili na akili. Ndio maana mezani ni muhimu. Pia kuna umuhimu wa usingizi wa kutosha. Unapo lala usingizi wa kutosha, kulala na kuamuka kwa ratiba inayofanana kila siku, na ukiepuka screen kabla ya kulala, usingizi mzuri utaongeza kinga ya mwili, una pata kwamba mwili, uwezi pata magonjwa ovyo ovyo, pia kuna kumbu kumbu kwa umakini, una pata kwamba akili yako kwa kukumbuka vitu ni raisi, na pia ni hali nzuri, ukona katika hali nzuri ya isia. Kuna baadhi ya namna ama jinsi ya kudhibiti mda wa usiku Panga kazi zako mapema, punguza matumizi ya simu usiku Weka mda maalumu wa kulala fanya shuguli tulivu kabla ya kulala hii usaidia kupata usingizi bora bila kuwacha majukumu Wakati unapopanga shuguli zako Wakati usiku unapata kwamba akili na mawazo ya metulia Usha akula chakula chako, akili imetulia na unaezafanya kazi vizuri kuliko wakati kuna kelele. Pia, kukaa usiku na nidhamu binafsi. Kukaa usiku si tatizo lenye. Tatizo ni kukosa mpangilio, kukosa sababu ya msingi na kuathiri afya na wajibu wa kesho. Kama unampangilio ya kwamba mimi ufanya kazi zangu usiku kwa mda wa kiasi hiki, akili haitakuwa na matatizo. Kama hauna sababu ya msingi ya kukaa hadi usiku wa manane, Tufadhali ni vizuri uweze kulala ili usije ukaathiri afya yako. Mtu mwenye nithamu ujua lini akae usiku na lini alale mapema. Kwa ujum la mtu anaeza kukaa hadi saanne au saa sita usiku kwa siku za kawaida na zaidi kidogo siku za mapumziko kulingana na afya, mtindo wa maisha na majukumu. Chamuimu sii saa halisi bali ubora wa usingizi na uwiano wa maisha. Kukaa u siku kwa hekima uleta utulivu sana kwa akili na hata mazingira yenyewe Lakini kulala kwa wakati ujenga afya na mafanikio ya mda mrefu.

Ndiyo nimewahi safiri kwa ndege na pia kusafiri kwa ndege ni moja wapo ya njia za haraka na salama zaidi ya usafiri wa umbali. Safari huunganisha miji nchi bara moja hadi nyingine. Ni safari inaofanya mtu atoke katika mazingira yake ya kawaida na kukutana na ulimwengu mpana zaidi. Kuna baadhi ya mandalizi ambayo mi hufanya wakati nikona kwenye safari ya ndege. Mimi hupanga safai, huchagua mahali pa kuenda, hupanga tarehe na mda na uwakikisha nyaraka ziko tiari. Pia mi hupakia mzigo. Mi huchagua vitu muhimu tu hufuata sheria za uzito wa mzigo na hupanga ma mavazi ambayo nahitaji binafsi. Hatua hizi hunifundisha kuwa na nidhamu na upangaji wa mapema. Pia mi hufika kwenye uwanja wa ndege mapema. Uwanja wa ndege ni mazingira ya kipekee, kuna watu wa mataifa tofauti, kuna ratiba kali za mda na kuna taratibu za kiusalama. Mtu hujifunza kuwahi mapema, ivo inapaswa ufike pale mapema ili usije ukaachwa, kusubiri kwa subira na kufuata maelekezo. Kuna taratibu za usalama kwenye uwanja wa ndege. Kabla ya kupanda ndege, abiria hupitia ukaguzi wa usalama, sheria hutumika kwa wote bila ubaguzi na pia mzigo hukaguliwa. Hii huongeza hisia ya usalama lakini pia humfundisha mtu kuwa makini na kanuni. Kupanda ndege pia ikona hisia. Kupanda ndege mara nyingi wa huambatana na msisimuko, furaha ya kuanza safari, mpya na hofu kidogo. Hasa wakati mara ya kwanza, ata mi na kumbuka mara yangu ya kwanza, nilikuwa na hofu kidogo. Wengine hupenda dirishani ilikuona jiji likibadilika, mawingu ya anga, pana na mandhari ya juu angani. Uzoefu ndani ndege. Ndani ndege ya kuna viti, vilivyo pangwa kwa karibu, kuna huduma za wahudumu na kuna maelekezo ya usalama. Safari huweza kuwa ndefu au fupi, tulivu ya pumuzika au ya kuchosha kutegemea na umbali. Wengine husoma husikiliza mziki, mimi ulala na kutazama nje kuwangalia mandhari. Kutua na kufika unakoenda, kutua ni hatua ya kufurahisha. Huwashiria mwisho wa safari, huleta matarajio mapya yaonyesha mafanikio ya kufika salama. Baada ya kutua mzigo huchukuliwa, taratibu za mwisho hukamilika na safari mpya ardhini huwanza. Kuna faida za kusafiri kwa ndege huokoa mda. Badala ya kutumia bara barabara, ukitumia ndege, unapata ya kwamba umeokoa mda kiasi kikubwa sana. Hufanya umbali uonekane mfupi na pia hufungua fursa za biashara masoma na utalii. Pia huongeza ule uwelewa wa dunia. Ni njia inayochangia sana maendeleo kijamii na kiu uchumi Kuna changamoto za kusafiri kwa ndege. Gharama ya tikiti. Tikiti gharama yake iko juu kwa hivyo mtu anaetaka kusafiri kwa ndege anabidi ajipange. Ili asijie akakosa tikiti ama ashindwe kulipia gharama ya tikiti kusubiri muda mrefu, kuna uchofu wa safari ndefu na kuna hofu ya kuruka kwa baadhi ya watu changamoto hizi hunifundisha niwe mtu waku subira na wakubadilika mafunzo yanaotokana na safari ya ndege ni kwamba kuna umuhimu wa kufuata sheria unapata kila mali kwenye uwanja wa ndege kuna sheria na inapaswa kila mtu azifuate bila ubaguzi kujiamini katika mazingira mapya unapata ya kwamba mnapo mnapo safiri. Mko watu tofauti tofauti pale. Mazingira ni mapya. Kuvumilia mabadiliko na pia thamani ya mda. Safari ya ndege sio usafiri tu bali ni uzoefu wa maisha. Pia kisikolojia safari ya kwanza ya ndege hukumbukwa sana. Huongeza ndoto na malengo na hupanua fikra kuhusu dunia. Ni tukio linao badilisha mtazamo wa maisha na pia kwa kwa njia chanya. Kwa ujumla kusafiri kwa ndege ni uzoefu unao uchanganya msisimuko, maarifa, mabadiliko ya mazingira na nidhamu. Hata kama mtu ana ata safiri mara moja ya mara nyingi, kila safari hubeba hadithi, mafunzo na kumbu kumbu zake. Ndege hufundisha mtu kuwa dunia ni pana lakini pia imeunganishwa kwa ukaribu. Safari ya ndege huwa nzuri wakati umejipanga vizuri. Uwe mtu wa kueka wakua ngalia muda sana. Uwe mtu mwenye nidhamu na mwenye anakubali mabadiliko ya mazingira.

Kudhamini kazi ni kuheshimu mchango wake kwa jamii, kutambua ugumu na uwajibikaji wake na kuona athari chanya inayo leta kwa maisha ya wengine. Hivo kazi inaothaminiwa zaidi mara nyingi ni ile inayo uhudumia binadamu moja kwa moja na kulinda utu wa mwanadamu. Kazi za kuhudumia maisha ya watu mimi nazidhamini sana. Miongoni mwakazi ambao mimi na dhamini ni afya yanayoleta afya na uhai. Pia watu wahudumu wa afya mimi na wadhamini sana. Kwa sababu, ni madaktari, ni wauguzi na ni wahudumu wa afia. Watu wakuokoa maisha hudumia wagonjwa bila kuchagua na hufanya kazi hata wakati hatari ya msongo. Dhamani ya kazi ya uwanekana wazi mtu anapo kuwa mgonjwa au katika hali ya dharura. Pia, kazi ya uwalimu mimi naidhamini sana. Walimu na wakufunzi wanayo kazi ya nyadhari ya muda mrefu sana. Jenga akili na tabia za watoto, huadhiri jamii kizazi hadi kizazi na huaanda viongozi wa baadae. Kwa hivyo, elimu ni msingi wa maendeleo na walimu mzuri wacha alama isiofutika katika maisha ya mwanafunzi. Pia kazi ya malezi na huduma ya jamii. Kazi ya kulea, kutunza na kusaidia wengine mara nyingi hupuuzwa lakini ni ya dhamani sana. Wazazi ni walezi. Wafanyi kazi wa kijamii pia ni walezi na wala waonahudumia watoto, wazee au watu wenye huitaji maalu. Hii ni kazi zinazo jengwa juu ya upendo, subira na kujitolea. Kazi zinazo linda haki na usalama. Kazi za kulinda jamii pia ni muhimu sana kwangu. Wanawaolinda usalama wa watu, wanaowasimamia sheria na haki, wanaowasaidia kupunguza migogoro. Bila kazi hizi amani na utulivu kwa jamii auwezekani. Kwa hivo, nazidhamini haya sana. Kazi ya uzalishaji na huduma za kila siku. Jamii hauwezi kuendelea bila kazi za msingi. Wakulima wanao zalisha vyakula, mafundi, maderefa na waudumu wafanya kazi wa usafi. Kazi hizi ufanya maisha yaendelee, uonekana za kawaida lakini ni muhimu sana na uonekana dhamani yake uonekana pale zinapo kosekana. Kigezo muhimu cha kazi inaodhaminiwa ni kwamba kazi inaodhaminiwa zaidi inasifa. Inadhiri maisha ya watu kwa njia chanya. Inafanywa kwa uaminifu na kujituma. Inachangia maendeleo ya jamii na inalinda utu na haki za binadamu. Si lazima iwe kazi ya ofisini au yenye cheo kikubwa. Dhamani ya kazi na dhamira ya mtu. Kazi upata dhamani zaidi pale mtu anapofanya kwa moyo, anapojivunia kazi yake na anapojua mchango wake ni muhimu. Hata kazi ndogo huweza kuwa kubwa kwa dhari ikiwa inafanywa kwa uadilifu. Pia, mtazamo wakijamii kuhusu kazi. Jamii yenye maendeleo ni ile inayoheshimu kazi zote halali. Kazi ni kazi haijalishi unafanya nini, unashukulikia nani. Heshima ni kitu ya muhimu kwenye kazi ya mtu. Kazi ambaye inaleta unga. Kazi ambaye inasaidia mtu kupata kipato. Yafaa iheshimiwe kwanjia zote. Kazi pia isio pima dhamani ya mtu kwa mishara pekee yake. Wakati unapofanya kazi usiangalie mishara pekee yake. Angalia ya kwamba. Inasaidia jamii yangu vipi. Mimi mwenye inanisaidia vipi kama mtu ambaye nafanya kazi hapa. Kimaadili hii kazi inanisaidia vizuri ama inanielekeza vibaya. Pia kazi inaodhamini juhudi na mchango. Juhudi tunazoweka kwenye kazi na mchango tunaoleta kwenye jamii. Kila kazi inanafasi yake katika mnyororo wa maisha ya kila mtu. Kazi inayodhamini zaidi kwa mtazamo wajumla ni ile inayohudumia watu watu wote ambao unawahudumia yapaswa waudumiwe kwa heshima, uwaheshimu na uwashugulikie bila kuangalia tabaka, bila kuangalia kipato chao kazi inawalinda maisha, maarifa au haki haki kwa kila mwanadamu, haki ya kuishi, haki ya kupata chakula, haki ya mazingara mazuri watu wanaoshugulikia haki mimi huadhamini sana kazi inayofanywa kwa uaminifu na moyo wakujitoa Kila kazi iliuweze kuendelea ili royp yako iwezekutulia Yafaa ufanya kazi kwa uaminifu zaidi Hii italeta mibaraka mingi kwenye maisha yako dhamani ya kazi haipimwi kwa jina au kipato pekee yake Bali kwa adhari yake kwa binadamu na jamii kazi ya yote halali ikifanywa kwa bidii na uadilifu ni yaheshima na inastahili kudhaminiwa kazi zote ni za muhimu mtu hasije akangalia mwenzake ya kwamba huyu hako katika tabaka la chini kwenye hii kazi anafanya. Hapana, kazi zote ni muhimu na zinaumuhimu kwenye jamii na katika familia.

Ndiyo mimi napenda asali kwa sababu ni tamu na inatengenezwa na nyuki kutoka na nektari ya maua. Ni bidhaa ya asili yenye ladha ya kipeke na harufu nzuri. Asali nitofauti na sukari ya kawaida kwa sababu inayo virutubisho vya kipeke vya madini. Pia haipatikani kwa viwandani tu ni asili kabisa. Ina ladha yenye mkusanyiko wa kipekee inayo tofautiana kulingana na ina ya mau ambayo nyuki wamechukua. Kwa hivyo asali, nilishe ya ki na kiumbe cha asili kwa wakati mmoja. Sababu zinazo fanya mimi nipende asali kwanza ni ladha na ladha ya asali. Asali ina ladha tamu ya asili isio na mchanganyiko wa kemikali. Inapendwa katika chai keki au moja kwa moja. Ladha yake utoa furaha ya kisaikolojia inayo pendeza jicho na pumzi. Pili, ikona afya na virutubisho. Asali inafaida nyingi kiafya kama kusaidia mwili kupunguza maambukizi madogo, kutuliza koo na koo lenye kichefuchefu wakati wa homa, kuongeza kinga ya mwili, na pia kuongeza nguvu kwa haraka kwa kuwa na sukari ya asili. Hii inafanya kuwa tofauti na sukari ya kawaida ambayo haina virutubisho vya ziada. Pia, ubunifu katika matumizi. Asali inaweza kutumika kwa njia nyingi, kuchanganya katika vyakula pale jikoni, kuchanganya katika vinywaji, kahawa chai, pia kutengeneza tiba za asili, tiba za koo na kutuliza ngozi. Hii inafanywa kuwa bidhaa ya kipeke yenye matumizi ya kila siku. Pia utamaduni na historia. Asali imekuwa sehemu ya maisha ya binadamu kwa maelfu ya miaka. Katika baadhi ya tamaduni ina husiana na sherehe, baraka na ladha ya maisha ni alama ya upendo na heshima katika baadhi ya mila na desturi Kwa hivyo kupenda asali si tu kwa ladha bali pia kwa kutambua uridhi wa kitamaduni Pia asali ni za aina nyingi na ladha zake ni tofauti tofauti Kuna asali ya maua ya mchungwa lada ya kipeke na harufu nzuri Kuna asali ya maua ya mpunga tamu kidogo na nyepesi Kuna asali ya maua ya mchanganyiko lada nyepesi tamu ya asali. Kuna asali ya maua ya msitu ladha nzito yenye rangi ya dhahabu hadi kaawia. Kutofautiana kwa lada kuna mpa mtu nafasi ya kuchagua aina anayo taka asali yake iwe na lada inagani. Kuna faida za asali kila mtu ambazo anazijua kwanza ni kimaumbile. Kimaumbile, asali utowa kinga kwa sababu ya antidexants zenye ziko kwenye asali. Uongeza nguvu haraka kwa kuwa inasukari rahisi. Pia kisokolojia, ladha tamu huongeza furaha, arufu nzuri upunguza msongo wa mawazo na nikitu chan kupumzika na kutafakari. Kimwili, asali utuliza koo na koo lenye kichefu-chefu. Uongeza uraisi wakulala kwa baadhi ya watu pale wanapo changanya na chai ya moto. Sababu sinazofanya wengine kuipuka asali ni kwamba wanye kisukari wana epuka asali nyingi, wenyemzio wanyuki au bidhaa za nyuki na asali yenye ubora mdogo inaweza kuwa na uchafu au ukemikali. Hii inaonyesha kuwa kupenda asali kuna paswa kuendane na ubora na afya. Asali katika maisha ya kila siku huwa tunaitumia kwa sababu ya thamani yake. Thamani ya kila siku ni kwamba inapendwa na watu warika zote. Wawe watoto, wawe watu wazima, wawe wazee, kila mtu anapenda asali. Uweko kwenye chai vinyuaji vya asili. Ni sehemu ya kitamaduni ya chakula ya familia ua sherehe. Kutumia asali katika maisha ya kila siku ni kunganisha ladha na afya. Pia, mtazamo ya kisaikolojia kuhusu asali ni kwamba inatufundisha kuthamini bidha za asili. Inatufanya tufurahie kwa ladha ya arufu yake. Inatuonyesha uwepo wa asili katika maisha ya kila siku. Badala ya kuamini tu bidhaa zilizo binafsishwa kimfumo. Kupenda asali ni zaidi ya ladhaa. Ni mtiliriko wa ladhaa, utamaduni, afya na matumizi ya kila siku. Asali utoa furaha ya kisaikolojia, faida za kiafya, fursa ya ubunifu katika chakula au vinywaji na pia kumbukumbu za kitamaduni. Kwa hivyo asali ni bidhaa ya kipekee ambayo inaunganisha afya, ladhaa na utamu wake wakati inatumika kwenye chakula na pia utamaduni moja kwa moja.

Ndiyo napenda kofia kulingana na mazingira. Kofia ni kifaa cha kulinda mtu kutokana na jua. Kofia husaidia kulinda uso na nywele dhidi ya jua kali. Pia inapendwa sana kwa wale wanaofanya shughuli za nje au wanapenda kuwa salama dhidi ya jua. Pia huzuia kuungua ngozi na kuzuia joto kupita kiasi. Kutoka kwa baridi, kofia zenye kitambaa cha moto husaidia kuhifadhi joto la mwili. Watu wanaougua wenye hali za hewa baridi hupenda kofia ili kuepuka baridi kupita kiasi. Hivyo, kofia si tu mtindo bali pia usalama wa mwili na faraja. Pia kofia ni kipengele cha mtindo. Kofia inaeza kuongeza mvuto wa mtu na kuonyesha mtindo wake. Kuna aina nyingi za kofia, kuna kofia za mchana, kuna kofia za fedora. Pia, kila aina ina sura ya kipeke inayoweza kuendana na mavazi tofauti. Kwa watu wengi kuvaa kofia ni kuonyesha ladha, utu na mtindo binafsi. Kofia ina faraja ya kisaikolojia. Kuvalia kofia huongeza hisia ya kujikinga na kutulizo. Kuvalia kofia huweza kuongeza kujiamini na huleta urahisi katika hali za joto au jua kali. Hivyo mtu anajisikia vizuri. Wengine hupenda kofia kwa sababu inafanya mtu anajisikia salama na mwenye nguvu. Kofia pia hutumiwa kwenye utamaduni na historia. Katika baadhi ya tamaduni kofia inaashiria umri nafasi katika jamii na hadi. Kofia zinazoonekana pia kwenye sherehe michezo na hafla maalum. Ni alama ya utambulisho binafsi wa kijamii. Hivyo kuvaa kofia si tu faraja, bali pia kuonyesha heshima au hadhi fulani. Kuna aina ya kofia na matumizi yake. Kuna kofia za kawaida kama fedora. Hizi huongeza heshima na sura nzuri ya mtu hutumika katika hafla za kifamilia au sherehe. Kuna kofia za michezo. Hizi husaidia kuzuia jua, macho na kupunguza uchovu. Huongeza mvuto wa mtindo wa michezo. Pia kuna kofia za kazi. Hizi kofia na za usalama. Hizi zinafaida kulinda kichwa kutoka na ajali ya ujeraha. Hupendwa kwa sababu zinalinda maisha na afya. Kuna sababu zinazofanya mimi mwenye nipende kofia. Kwanza usalama inazuia kuumia kichwa au ngozi. Pili mtindo inaongeza mvuto wa kipekee kwa mtu ambaye ameivalia. Utambulisho binafsi inafafanua ladha na hadhi. Pia ni faraja inatuliza hali ya joto au baridi. Pia ni rahisi kutumia huokoa muda wa kupanga mavasi. Lakini hata hivyo kuna changamoto mtu anapotumia kofia Kwanza kofia kubwa sana inaweza kuonekana isiyofa Hakuna aina inayofa kwa kila hali ya hewa wengine hawapendi hisia ya kichwa kilichofungwa kwa muda mrefu Hii inaonyesha kuwa kupenda kuvaa kofia ni chaguo binafsi na hali ya mazingira Pia kwenye mtazaml wa kisasa, kofia sasa ni sehemu ya mtindo na faraja teknolojia za kisasa zinaunda kofia, zinapunguza joto, zina pumua na zina muundo mzuri Kofia ni mchanganyiko wa usalama, mtindo na ladha binafsi Kwa hivyo, kofia ni maana sana kupenda kuvaa kofia ni matokeo ya mchanganyiko kwa sababu faraja ya mwili Wakati mwingine unataka joto, kwa sababu kuna baridi, unavaa kofia usalama na ulinzi mtu unapovaa helmeti kwenye kichwa chako, hata ukiwa kwenye boda boda, wewe yuwahisi ya kwamba, usalama wako umezingatiwa. Mitindo na utambulisho binafsi. Kila jamii, kuna jamii zinavaa kofia kama mtindo wao na utambulisho. Kwa hivo, kofia ni maana. Pia, utamaduni na historia. Kuna zile kofia za kitambo za asili. Unapoona mtu amevaa. Ina kuonyesha ya kwamba huyu mtu amekoma kiumri. Hisia za kisaikolojia. Kujiamini na kuridhika. Kuna watu wakivaa kofia. Huwa wanajiamini hata wanakua watenda kazi zaidi. Kofia si tu vifaa vya kuvaa. Bali ni nyenzo za maisha ya kila siku inayounganisha faraja utamaduni na mtindo.

Malengo ya kila mwezi ni muhimu kwa sababu inasaidia mtu kujua kinachotarajiwa, kumsaidia kupima maendelo na kuboresha matokeo. Kwanza kabisa hii inaangazia mpangilio nidhamu na ufanisi wa kazi. Kwanza mimi naelewa lengo kabla ya kueka. Kila malengo yanapaswa kuwa na maelezo wazi. Kujua ni nini hasa unataka kufanikisha. Pia yanaweza kufanikishwa. Si ya kupita uwezo, yanaweza kupimika. Uwe wa kipimo cha kuona mafanikio yanayofaa. Yanalingana na jukumu lako kazini. Na pia yana mda maalum. Kwa mwezi huu tu si la kudumu bila kikomo. Hii nafanana na kanuni ya kusema ya kwamba inawezekana, itafanyika na kwa mda huu. Hatua za kuweka malengo ya mwezi kwanza kabisa, mimi hutambua kipaumbele. Je, kazi gani muhimu zaidi muwezi huu? Nazingatia matokea yanayohitaji zaidi kuzingatiwa. Pia napangilia malengo kulingana na umuhimu wake. Pia na tathmini kazi nilioifanya mwezi uliopita. Naangalia mafanikio na changamoto. Naelewa maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Na pia natumia data ya kazi ya awali kama msingi wakunifanya niweke malengo ya mwezi huo. Pia nagawa malengo makubwa kukua madogo. Hatua ndogo hufanya malengo kuwa rahisi kufanikisha na kupima. Malengo makubwa ya mwezi yanapaswa kugawanywa katika hatua ndogo. Pia mimi huandika malengo yangu. Kuandika malengo huniongezea wajibikaji kwa muda na kwa kila kitu. Mimi huweka malengo mahali pa kuonekana. Kila siku nikija hapo nayaona ili nisije nikapotoka. Naangalia malengo kila siku wa wiki ili nisipoteze mtazamo wangu. Pia mimi huweka njia za kufanikisha malengo. Natambua atua zinazohitajika kufanikisha kila lengo. Naangalia raslimali zinazohitajika, muda, timu na vifaa. Pia napangilia ratiba ya kila atua kwa mwezi. Ikiwa lengo ni kuongeza ufanisi wa timu, mimi huwa na mikutano ya kila baada ya kila. Ili niweza kufanikisha lengo lango. Pia mimi hupima maendeleo, Nafanya tathmini ya kati ya mwezi. Nione nimefikia wapi. Hiyo hunisaidia kufanya marekebisho kabla ya mwisho wa mwezi. Pia naangalia ni malengo gani yametimizwa, na ni yepi sijaweza kuyatimizwa. Na ni kwa sababu gani? Na ni msaada upi naenza pata ili niyatimize kabla ya mwezi kukamilika. Mimi hujumuisha malengo na vikwazo. Kila lengo linaweza kuwa na changamoto, mda, tasilimali au msongo. Natambua mapema ili niwe na mbinu za kukabiliana. Hiyo hunisaidia malengo yasikimbilie kutumia au yakashindikana. Pia mimi huangalia malengo yangu binafsi na timu. Malengo yangu binafsi yanahusu utendaji binafsi, kujifunza au nidhamu. Malengo ya timu ya nahusu matokeo ya pamoja, ushirikiano au mradi. Mimi naweka uwiano kati ya yote ili kuimarisha tija na ushirikiano. Pia, mimi husherekea mafanikio. Mwisho wa mwezi naangalia malengo yote yaliyofanikishwa nayasherehekea. Natambua mafanikio madogo madogo na yale makubwa ambayo nimeweza kuyapiku. Pia mimi huongeza motisha na furaha ya kazi. Hii inanipa motisha ya kutaka kufanya kazi tena mwezi ujao. Nikona mbinu za kisimamizi. Mimi huandika kalenda ya kazi. Hapa naandika malengo kwa kila wiki na siku. Nikona app za malengo. Hasa sana hizi huweza kunisaidia kupanga na kupima maendeleo. Kila siku niko na jumulisho la wiki. Kupima mafanikio kabla ya mwishoni mwa mwezi. Kuna faida za kueka malengo ya mwezi. Huongeza tija kazini. Hupunguza msongo wa mawazo, na pia hufanya kazi kuwa na mpangilio na nidhamu. Pia hukusaidia kutambua mapungufu na nafasi ya kuboresha. Pia huongeza uajibikaji na motisha ya ndani. Kueka malengo ya kila mwezi kazini ni mchakato wa mpangilio, kipimo cha maendeleo na nidhamu binafsi. Hatua muhimuni, kutambua kipaumbele. Kueka malengo. Kutathmini kazi iliopita. Kugawa malengo makubwa kwa madogo. Kuandika malengo yako. Kueka njia za kufanikisha malengo yako. Kupima maendeleo, kujua changamoto na kubadilisha mikakati yako. Pia kuingiza malengo binafsi na ya timu. Mwisho kabisa kusherekea mafanikio. Malengo yaliowekwa vizuri husaidia kuboresha utendaji na kuongoza tijia kazini na kuondoa msongo. Ikiwa unakusudia kuwa na malengo pale kazini, ni vizuri uwe na taratibu unapofanya kazi yako.